Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba, naam ni ukweli mimi, mimi huwa napenda kuendesha bisikeli. Pale ambapo naendesha bisikeli, mimi huwa na hisi vyema sana. Sababu, huwa ni mojawapo ya mbinu ambazo mimi naendelea kutumia. Kuhakikisha tu kwamba, kuhakikisha kwamba nimeweza kufanya mazoezi na nimeweza kuelewa jinsi ambavyo labda tu ni niko kwa kimafikra, kimawazo, na kila kitu yani kwa maisha yangu. Sasa baisikeli, hua inanisaidia mara mingi kwenda kufanya mazoezi na hua inanisaidia kukua mtu ambaye ni wa maana na mtu ambaye labda anaweza kua anajua vitu anapenda. Na hii kuendesha baisikeli niliweeza kujifunza kama mimi bado ni ngali mchanga sana. Niliweza kujifunza hii kuendesha baisikeli wakati ambapo nilikuwa nafanya bado nasoma kwenye hizo darasa za chini. Na hiyo ilinisaidia sana, nikaweza kujua ni mambo ipi na ipi ni muhimu na vitu kama gani na gani nafaa niyatimize, nihakikishe nimefanya Ama pia wakati mungine niliweza kujifunza baiskeli na marafiki wangu pia. Na hio baiskeli ambayo tulijifunza nayo haikuwa ile nzuri sana na kila wakati ilikuwa inatusumbua, tulikuwa tunapata kwamba ukiendesha labda haiendi ama saa zingine tu unapata zile gurudumu inaenda kando kando. Na ilipokua inafanyika hivo, ilikuwa rahisi kwetu ambao tunajifunza kuendesha, kuanguka na kuumia pia saa zingine. Nakumbuka mimi kivyangu, kuna wakati ambapo nilikua najikaza kufunzwa, nilikua najikaza, niweze kujua kuendesha baisikeli, na niliweza kuanguka sana kwa kichaka. Na hiyo iliweza kufanya nikaumia mguu sana, ngozi yangu ya mwili pia ilikatika na niliweza kuumia sana. Kutoka hiyo siku mzazi aliiniambia akinipata tena kwa hiyo baisikeli ataweza kunichapa vibaya sana na nisiweze kurudia sababu ni mimi nilikuwa napiga kelele usiku kwa nyumba na kwamba naumia na hiyo haikuwa nzuri sana Sasa mimi kivyangu niliona kwamba haya yote yalikuwa yanaleta Hii yote ilikuwa inaniletia majeraha. Sasa kujua hivo nikahakikisha kwamba zile, nikahakikisha kwamba kila mara nilipokua naenda kuendesha baiskeli nilikuwa nahakikisha kwamba nimeweza tu kuendesha kwa kina na nimeweza kuendesha bila kuonekana na mtu yoyote. Sasa hiyo pia ilichangia pakubwa katika mimi kuweza kujua na hata kama nilikuwa hata kama ningeanguka hiyo wakati ambapo nilikuwa nimekatazwa Nilikuwa najipata kwamba sijaongea sijaambia mtu yoyote na hata ikifika usiku sitasema nimepata majeraha fulani. Na ni hivyo tu ama nikutokana na hiyo, ndivyo niliweza kujisaidia, nikaweza kuendelea tu sababu hiyo ndio kitu ambacho ilinipa nafasi nzuri ya mafikra na ilinipa ile uwezo ya kuhakikiisha kwamba labda tu vitu zote ambazo mimi hua nafanya kimaisha yameweza kuendelea vyema. Na haya nilifurahishwa nayo sana na niliweza kuhisi vizuri sana kwa kila kitu. Sasa nilipoweza kujua na kutatua hiyo shida nilifurahia na nilihisi vyema sana. Na haya yote ndivyo ndizo yalichangia mimi kuweza kujifunza kwa haraka na kukua mzuri na kupenda baisikeli na naweza sema kwamba kutoka hiyo siku nianguke nilikuwa na ile motisha sana ya kujifunza sana kuandesha baisikeli sababu hio ndio jambo ambayo ilikuwa inafanya na hisi vyema na ilikuwai nafanya ni nifurahie tu maisha na hiyo pia iliweza kunieka katika ile mawazo ya kukua na vitu nzuri na kuwa tu na wakati mwema katika maisha yangu. Na pia nilifurahia tu katika maisha na kuhakikisha kwamba najikaza kwa kila kitu. Na hiyo ndio kitu, jambo la maana na pia jambo la muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Asante sana kwa mada ya leo.

Naam, hii ni swali nzuri. Kivyangu niazasema kwamba ili uwezo ambayo ningependa kukua nayo ni uwezo ya labda kupepea juu angani. Sababu, mimi, kila mara ninapokaa tuchini ya mti ama pale inje, huwa naona kwamba ni napokaa hapo nje na naeza ona kwamba naezawona angani ama ninapotazama juu angani huwa naona wale ndege ambao wanapaa juu sana. Na huwa na jiuliza maswale mingi sana kama kwa mfano kama unapokaa chini na uweze kuburuka au kujuu ama kupaa juu angani. Kitu kama gani na gani kineza kusaidia. Na mimi hua najiambia hiyo ni jambu nzuri na hiyo ni kitu ambacho labda inazarifanya ni vyema ni furahie na nieze kusikia tu vizuri kwa roho sasa tena. Ninapo kaa chini na naezaona ndege uko juu angani wanacheza cheza wanaburuka wanenda mbali kwa kila siku. Hiyo huwa inanipa motisha sana. Sababu nikiangalea sisi kama binadamu huwa hatuna ile uwezo ya kukimbia ama ya kutoka kwa pande moja au hadi nyingine kwa haraka sababu sisi hatuna ile uwezo ya kuenda kwa kasi sana kama ndege. Na hiyo mara mingi itatuwa inatufanya tusiende ama tusisafiri kila mahali sababu mt yota napo jaribu kusafiri anapata tuku amba ni kitu ngumu na ni kitu ya kutatanesha sana. Sasa mimi pia kivyangu ningependa tukupata hizo mabawa na ninapo nieze hata kuburuka hata mahala parefu kama hata kilomita mia mbili kwa siku alafu nieze kurudi sababu hiyo ndiyo kitu ambacho nimekua nikifikiria kwa muda mrefu sasa. Sasa kitu kama hiyo ikinifanyikia, mimi huwa na jiona tu kwamba ni nzuri ama ni kitu jambo nzuri sana na ninapo ifanya, najua kwamba niteza kufurahia, niteza kuhisi vyema na niteza tu kuhisi kwamba na niko shwari ama vitu zangu zote ziko zinaenda salama Sasa tena, neza wangeza na kusemo komba, unapokuwa na iyo uwezo ya kuburuka hivo, ata wee binafsi uteza kufurahia, uteza kuhisi kwamba angalau unafanya jambo ambayo inakupa furaha na jambu ambayo inakupa uwezo ya kujiheshimu na kuendelea vyema. Na tena, pia hua iyo uwezo wakuburuka ama kupaa juu ngani, hua naona kwamba ni kitu ambacho ineza kuwa kizuri zaidi na ni kitu ambacho ineza tusaidia kwa kufanya vitu kwa haraka. Sababu unapofanya vitu kwa haraka pia oteza kujua kwamba haya yote ambazo unazifanya kwa kila siku labda ya nezaa fanyika haraka na hata kama kuna shida mahali na takikana tungeeza kuyakamilisha kwa haraka na kuhakikisha kwamba tu tumekamilisha yale vitu zote ambazo labda ya natusumbua ama zile vitu zote ambazo tunafaa tuakikishi kwamba ya kamilika na ni hayo tu kwa sasa na ni hayo tu ambazo zitachangia pakubwa sisi kwa kikisha vitu zetu ziko shwari na kwamba vitu ambazo labda tunafanya ni zamana sana. Na mimi kivyango nezaongezea na kusema kwamba kila mtu anafaa elewe kwamba unapofanya jambo kama hizi, unafaa hata ujiangalie ama wakikishe kwamba tu ukona furaha na kwamba vitu labda kama unajaribu kuburuka juu angani, unafaa uangalie ile usalama yako. Na hizo zote nilikuwa na juu liza kuamba kama unezaburuka hivo na upate tu nafasi nzuri wakati moja ata wee binafsi uteza kufurahia, uteza kuhisi vyema sababu hiyo ndio jambu ambayo ni muhimu na ni jambu ambayo labda Sazi ingine ineza tuongezia ile muda wa mafuraha ama muda wa kuona tukuamba tukuona uwezo ya kuwakikisha kuamba maisha hitu labda inasonga vyama vila ambavyo tuliona ama ni jambo kipi na jambu gani na gani ambazo tunezafanya kwa kisha kwamba tumefuraia na kucheka kwa maisha hitu ya kila siku Sante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba, naam ni ukweli nimeeza kufuga wanyama na kivyangu nimeeza kufuga wanyama wale wa nyumbani tu na pia iyo ilikuwa ni jinsi moja nzuri sana ya kujaribu kuona kama mimi ni mfugaji mzuri na pia naezasema imesaidia kwa njia moja au nyingine. Na tena, tena naezasema kwamba, nilipokuwa nafuga hawa wanyama, nilikuwa napatwa na furaha, nilikuwa naona kwamba kuna vitu mingi sana ambazo labda nafaa nieze kuyaelewa kuhusu wanyama, ama kuna vitu mingi sana ambazo nafaa nifuatiliye, kuhakikisha kwamba nimeeza kukuwa na wakati rahisi ya kufuga wanyama, na kuhakikisha kwamba nimepea hawa wanyama wakati nzuri zaidi kwa kimaisha yao. Na pia kuhakikisha tu kwamba wako salama, wamepewa maji na wamelindwa hata kama ni wagonjwa saa zingine na wamelindwa, wamepwa dawa, wametibiwa. Sasa kufuga hawa mnyama na naezasema mnyama ambaye nimeza kufuga, ni nimeeza kufuga mbwa na nimeeza kufuga kuku, mbuzi na kondoo halafu na ng'ombe. Sana sana yule ambaye alikuwa ananifurahisha sana ni vile nilikuwa nafuga mbwa. Mbwa ilinisaidia sana kwa sababu kila mara nilipokuwa naenda malishoni alikuwa akinipeleka. Na hata wa leo ninapoenda malishoni bado huwa ananipeleka sababu nimekaa na huyu mbwa miaka nane. Na pia ameeza kunipea tu nafasi rahisi nafasi nzuri ya labda kufanya mambo zangu. Na pia, ninapoenda malishoni pia saa zingine, nilikuwa naona ananisaidia Ananisaidia kukaa na kuchunga hawa mifugo wangu wengine na hiyo ndio kitu ambacho ilikuwa inanifurahisha, inanisaidia inanipea wakati rahisi tu nikiwa na hawa mifugo wangu Sasa hiyo ilikuwa ni njia moja rahisi ya kukua na mtu kando yangu Naeza mwita mtu sababu alikuwa ananipa wakati rahisi ya kuhakikisha kwamba niko na uwezo ya kukuwa na tu ile hali ya kufanya vitu zingine hata ninapokuwa hapo kwenye malishoni na kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo nafanya ni sio magumu ama vitu zote ambazo nafanya ni nzuri na muhimu Sasa hiyo ilikuwa inanichangia pakubwa kufurahishwa sana na yeye na kufurahishwa kila wakati ambapo alikuwa ananifuata nikienda malishoni Hii ilikuwa muhimu kwangu ama hii huwa ni muhimu kwangu sababu saa zingine ninapoenda malishoni huwa naenda pekee yangu na ninapoenda huko pekee yangu huwa naona kwamba saa zingine nimechoka Labda hata koboeka na hiyo ndiyo wakati ambapo mtu huwa anaanza kuwa na mafikira mabaya na mimi kivyangu hiyo hua hainifurahishi Sasa hua najikaza tu ama hua najaribu kuhakikisha kwamba nimekua na huyu mnyama kando yangu na ameeza kunisaidia, kunisaidia, kunifurahisha sana sana wakati ambapo wanarukaruka juu hiyo hua inanipa furaha zaidi na tena naezasema kwamba huyu mnyama hua ananipea ile nafasi ya hua ananipea ile nafasi ya. Saa zingine kucheza na mimi kwa sababu akiniona anaezakuja mbio anirukie na hiyo ni jambo moja nzuri ambayo hua inanifarahisha. Pili naezaongeza kwamba kufuga wale wanyama, wale mifugo wangu wa nyumbani pia ilikuwa inanipa furaha sana. Sababu hao mifugo walikua wananipea chakula, wananipea maziwa saa zingine na hiyo ndiyo jambo moja muhimu ama jambo nzuri ambayo ilinisaidia pia kuhakikisha tu kwamba nimeeza kupatwa na wakati nzuri na nimeeza kufurahishwa pia na kimaisha. Na haya yote yalikuwa mazuri na yalieza kunisaidia kukua na uwezo ya kukua tu na wakati rahisi na maisha na wakati ambayo pia nilieza kupata chakula tu. Nilieza kupata zile chakula nzuri ambazo haziojaongezwa madawa yoyote sababu nilikuwa na wanyama wangu ambao wananipea chakula hivyo. Asante sana.

Asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi binafsi hua na akikisha kwamba nimekua na ratiba na ratiba ambayo labda nafaa nifwate kwa kila siku. Sasa nikiwa pale kazini, mimi hua naeza kufurahishwa na hua najaribu tu kuhakikisha kwamba, hizo ratiba ambazo nimeeza kupewa ama hiyo ratiba ambayo nafaa niufuatilie, imekua ni nzuri na imekua inanipa hakikisho kwamba, vitu zote ambazo labda nataka nifanye yamefanyika, ama zile tu vitu ambazo nilikuwa nafikria yanaeza kamilika, nimeeza kuyakamilisha vizuri. Sababu ratiba ni kitu moja ya muhimu sana katika maisha yetu na muti yote ambaye hana ratiba utapata kwamba kuna zile kazi zingine ambazo labda zilikuwa za maana na alieza kuyasahau na hakuweza tu kuyaangalia na kukua tu mtu Hakuweza kuyafuatilia vizuri ama hakuweza kuyangalia vyema sababu hiyo pia ilikuwa inachangia pakubwa sana katika kuhakikisha kwamba maisha yetu labda imeeza kuenda vyema ama imeeza kukua na wakati rahizi tu katika yale mafikira zetu sababu hiyo ndio jambo la maana. Sasa mimi huwa nahakikisha kwamba ratiba ambayo nafuatilia ama ratiba ambayo labda ningependa kuangalia imekua ni nzuri na imekua ni ile ambayo inaongelea imekua ni ile ambayo inaongelea zile vitu zote ambazo labda nafaa nikamilishe ama vitu zote ambazo labda nafaa nihakikishe kwamba nimeeza kuyafuatilia. Na bila hiyo pia hua ni jambo ngumu zaidi na saa zingine inaezafanya mtu akose kuelewa ni vitu kama gani na gani ambazo tunafaa tufuatilie ama ni vitu zipi na zipi ambazo tunafaa tuwe makini nazo. Na sasa pia kivuyangu naeza ongeza kusema kwamba kukuwa na ratiba ni muhimu zaidi na sisi wenyewe tunafaa tuwe waangalifu na tuhakikishe tu kwamba yale vitu zote ambazo labda tunafaa tuyakamilishe kwa njia moja au jingine katika hile hali hile mazingira ya kazini tunafaa tuhakikishe kwamba tumeyakamilisha na tunafaa tuakikishe kwamba tumeeza kuyafuatilia vizuri sababu hiyo ndiyo kitu ambacho kitatupea nafasi nzuri Kitatufanya tuwe na mafikira mazuri na kitafanya sisi tupatwe tu na ile furaha ya kuakikisha kwamba tumetumia muda wetu wa pale kazini vyema na tumetumia na tumeweza kulinda yale mahitaji yote ya kazini sababu hiyo ndiyo jambo la maana sana na sasa pia kivyangu naeza ongeza na kusema kwamba unapofanya haya yote utapata kwamba wewe binafsi umeeza kupatwa na wakati raisi ama wakati raisi tu wa kukamilisha vitu zako na wakati ambapo labda wewe wakati ambapo hata wewe pia itakupa uwezo ya kuakikisha kwamba unasonga vyema na unakamilisha mambo zako za kila siku. Na haya yote pia hua inachangia na inaeza tufanya tuwe tu na ile uwezo ama akikisho kwamba vitu vyote ambazo labda tunaeza taka kukamilisha yaeze kuenda vyema na yaeze tu kukuwa na ile hali ile hali ya kusonga songa vyema na ile hali ya kuweza kuelewa ni vitu ipi na ipi ni za maana na ni vitu gani na gani ambazo labda pia zinaeza tuchangia tuweze kujua vitu ambazo tunafaa tuzikamilishe na nasema hivo kwa sababu kila mtu ambaye anafanya mambo zake anafaa aeze kuelewa kwamba hata tunapofanya hizi kazi tunafaa kuwa tunazingatia muda wetu wa kila siku na tunafaa tuhakikishe tu kwamba kila kitu ambacho tunajifanyia ni mzuri na ni ile ambayo itatupea nafasi mzuri ama muda wa kufikiria vyema. Na bila hiyo utapata kwamba watu wengi bila kukua na ratiba mzuri kazini, utapata kwamba watu wengi wanaeza kuteseka kwa njia moja au nyingine na hiyo ndio huwa inaleta ile tatizo ya kimafikra na kimawazo. Sasa kivyangu ni muhimu kuwa na ratiba ndiyo mtu ashugulikie kazi yake vizuri kazini ya asandi.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Nimeeza kufurahishwa sana. Naezasema tu kwamba kwa sasa, mimi kivyangu naezasema ningeeza kupenda kuhakikisha kwamba ni muhimu pia kivyangu kuimarisha ile ujuzi yangu ama ujuzi yangu ya kueshimu muda vyema. Sababu kuna wakati ambapo mimi hua na jaribu kukuhakikisha nimekuwa na muda mzuri Ama mimi hua najaribu tu kukuhakisha kwamba vitu zote ambazo nimefanya yameenda kwa muda ambayo inafaa na bado hua napata matatizo kiasi sababu hiyo hua ni jambungumu sana kufatelia wakati mwingine na mimi kivyangu huwa naona tu ni kwamba nafaa nijikaze na nafaa nihakikishe kwamba Labda hii kazi yote ambayo nafanya ni mzuri na inafaa ikamilike kwa njia moja au nyingine na bila hiyo pia mi huwa najipata kwamba kuna wakati ambayo mimi huwa nashindwa kufuatilia muda yangu vizuri na hiyo siu jambo ambayo mimi huwa napenda sana na kila wakati hii inapofanyika, huwa naona tu kwamba ni kama kuna kitu ambacho labda sijafanya, sijakamilisha, na hiyo huwa inanipa changamoto na hua inafanya nihisi vibaya katika mwili yangu. Na hiyo sio jambo ambayo mimi ningependa sababu sio nzuri. Na wakati hii inafanyika, utapata kwamba hata mimi nahisi vibaya kwa mwili yangu na nahisi tu kwamba ni kama kuna kitu ambacho labda sijaeza kukikamilisha viema na pia mara mingi utapata kwamba mimi binafsi sihisi vizuri na naezaona tu kwamba ni kama nimekosea mahali na kuna jambo ambayo nafaa niimarishe sasa Iyo usimiamizi wangu mzuri wa muda Sazingine huwa inezafanya nihisi vibaya na pia inezafanya pia nione kwamba kuna jambo ambayo labda inezanifanya Kuna jambo ambayo labda nafaa niimarishe katika kazi za kila siku Sasa haya yote naona kwamba ni majuzi muhimu ni majuzi muhimu ambayo hata mimi kivyangu yatachangia ama ya kuna uwezo ya kuchangia sisi kukua namna tulivyo na iko na uwezo ya kutuelimisha na kutufanya kwamba tuweze kujua kwamba kuna vitu zingine muhimu katika maisha yetu na kuna vitu zingine muhimu ambazo tunafaa tuahakikishe kwamba tumeza kuyafuatilia kila siku sababu bila hizo, tutakuwa tu na wakati mgumu na tutaweza kuona kwamba labda kuna vitu zingine ambazo, sio za maana sana. Na pia, mtu tu anapoimarisha ujuzi zake ama zile vitu ambazo ni muhimu kwake, anafaa aelewe kwamba yeye binafsi, pia kuna zile vitu ambazo, Pia labda akiimarisha ni ye binafsi atezakupatwa na wakati mzuri Ateza kufurahia na ateza tu kuona kwamba Ataezakuona kwamba hizi hizi ni vitu ambazo ni yeye binafsi atezakuhizi nazo vyema na ateza tuk ushukuru Anapoamua kuzibadilisha na kukua mtu wa maana kwenye jami Sasa pia kivyangu nezasema ni jambo muhimu mtu kujua zile tatizo ambazo labda ako nazo kimaisha na pia ni jambo muhimu mtu kueza kuelewa ni kitu kipi na kipi ambacho anafaa akianye na kufurahia katika maisha. Sasa tena, naezaongeza na kusema, unapojua labda, unapojua zile majuzi zako ambazo inafaa uyaimarishe, we binafsi kwanza utakua umeshapata wakati rahisi ya kimawazo na utakua umepata jambo nzuri sana ya kujaribu kujiimarishia na hiyo ndo jambo ambayo ni ya maana na inafurahisha. Sasa kila wakati ambapo najaribu kutatua hizi tatizo zangu, huwa naona kwamba nafanya jambo nzuri kwa maisha yangu na itanisaidia wakati wa badai.

Naam asante sana kwa hiyo swali. Na ni ukweli kwamba mimi huwa natumia mitandao za kijamii. Na sikuizi maramingi, mitandao za kijamii ndio kitu ama ndio jambo ambayo labda unapo kaa tu pale kwa kila siku utajipata kwamba umefungua tu simu yako na umeza kuona kwamba ni kitu umeza kuenda kwenye mitandao, kujua hali ama kujiuliza tu ni kitu gani gani kinaendelea Ama vitu kama zipi ambazo labda unaezafanya kuakikisha kwamba maisha yako pia inakuwa raisi kidogo Sasa mimi pia kivyangu Ninapo jipata kwamba nimeboeka tu kwa nyumba huwa na jipata nimeenda kwenye mitandao na kueza tu kuangalia ama kueza kuelewa kueza kuelewa ama kufuatilia tu kufuatilia ni jambo kama gani na gani ambayo labda inafanyika wakati huu Ama ni kitu kipi ambacho labda kinaeza fanyika wakati fulani na fulani na hiyo ndio jambo ambayo huwa inachangia pakubwa katika maisha yangu ya kila siku Sasa mimi ninapokaa na kupatwa na mawazo zangu Mimi huwa naakikisha kwamba zile vitu zote ambazo najaribu kufanya ama naona kwamba nafaa ni fanye huwa naakikisha tu kwamba ni meeza kuyafuatilia vyema na ni meeza tuku kuona ni vipi watu wengine wanafanya mambo zao na ni vipi ni vipi pia labda watu wengine wakona mafikra kwanjia moja au nyingine na haya yote huwa inachangiwa pakubwa na siku namna ambavyo siku inaendelea na namna ambavyo labda tunafaa tukamilishe mambo zetu Sasa tena kivyangu naeza ongezea kusemwa kwamba ninapo kaa chini na kuona kwamba hizi ndio vitu ambazo labda inafanyika, mimi huwa nafurahishwa sana na ninapo pia ona jinsi ambavyo labda watu wengine wanafikiria kwa njia moja au nyingine, mimi huwa na hisi vizuri sana sababu hizi zote huwa zinachangia pakubwa, sisi kuelewa ni kitu kipi na kipi ambacho labda tunafaa tufanye. Na kuakikisha kwamba tumekuwa watu wazima na watu ambao labda tunaeza, tunajuana na tunaona vile tunaeza saidiana kwa njia moja au nyingine. Sasa haya yote huwa ni muhimu kwa kila mtu sababu tunapokaa tu vizuri na vyema, huwa tunaona kwamba hii yote ni vitu ambazo zinaeza. Na nasema kwamba tunapokaa chini vyema na kuangalia hizi mitandao za kijamii huwa tunaona kwamba mitandao za kijamii inachangia pakubwa katika kuakikisha kwamba tumekuwa na wakati mwema Tumejifurahisha na maramingi tumeeza kuelewa ni kitu kipi na kipi ambazo ni za muhimu na ni vitu gani ambazo zinaeza tuchangia tuweze kufurahia maisha sababu hiyo ndiyo jambo la maana Sasa haya yote ya napo tokea huwa ni jambo nzuri na huwa ni kitu ambacho kinatufanya tuweze kuweza kuskuma muda na kuakikisha tu kwamba maisha yetu ni mazuri na maisha yetu imeeza kuendelea vyema. Sasa ninapokaa na pia marafiki wangu na pia naeza waona kwamba wanaendelea vyema na maisha yao hapo kwenye mitandao ama wanatuonyesha wamepiga picha masehemu moja au nyingine. Hiyo pia huwa inanifuraisha sababu ni marafiki ndio huwa wanatupea uwezo Ama wanatupea nafasi ya huwa wanatupea nafasi ya kuakikisha kwamba tunaendelea vyema na sa zingine wanatuonyesha ni kitu kipi na kipi ambayo tukifanya Itatusaidia na jambo gani na gani ambazo labda tunafaa tufanye kuakikisha kwamba tuko shwari na tuko salama kimaisha sababu, bila hawa marafiki, sidhani kama tungekuwa mahali Sisi, huwa tu najiambia kwamba urafiki wetu ni muhimu sana na tunafaa tujaribu yetu yote kuyalinda sababu, hiyo ndio jambo la maana sana na hiyo pimi pia kivyangu nilijiambia kwamba hiyo ni jambo muhimu, jambo la maana na hivo, tunapofanya hivo, tutaeza kufurahia na tutaeza kupata yale mazuri yote ambayo yanaezatokea kwa kukuwa na marafiki wazuri na marafiki ambao wanatujali kwa roho moja Asante sana kwa hayo, nimeeza kushukuru sana, asante.

Naam asante sana kwa hiyo swali hiyo hiyo ni swali nzuri sana inanifurahisha na inafanya na nashikwa na na furaha wakati ambapo naikumbuka Mimi huwa napenda muziki huwa napenda kusikiza muziki sana na mimi pia naezasema huwa napenda kusikiliza sana sana nyimbo nyimbo za ki nyimbo za za maombi sababu hizo ndiyo nyimbo za nyimbo ambazo watu wengi wanafikiria ama ni nyimbo ambazo zinatupa furaha na zinaezatupa moyo mkunjufu katika maish yetu ya kila siku sababu hiyo ndio jambo la maana Sasa tena naezasema unaposikiza hizi nyimbo za maombi utapata kwamba hata we binafsi unafurahishwa Unahisi vyema na unahisi tukuamba labda vitu zote ambazo unafanya ni vitu za maana na vitu ambazo zinakupa zinakupa ile motisha ya kuhakikisha ya kuendelea na maisha yako vyema na kuendelea na kuweza tu kuelewa kwamba ni jambo gani na gani ambazo labda ukifanya utashikwa na furaha sasa tena kivyangu naezaongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba unapofanya haya yote unafaa uwe tuna uwezo ya kuwa tuna nafasi nzuri na kuwa na mafikira mazuri sababu hizi nyimbo za hizi nyimbo za kimaombi huwa yanatupa uwezo ama yanaeza tufurahisha kwa njia moja au nyingine na yanaeza tufanya tutupatwe na wakati mzuri ya mafuraha na mafikirio mazuri. Na hizi nyimbo za maombi pia utapata unapo zisikiza, utapata we binafsi unafurahia tu kwanja moja au nyingine na pia sa zingine uneza sherekea kwa sababu watu ambao wanaziimba wanatupa tu ile mafikira ya mazuri na wanatuezesha kuweza kuelewa ni jambo gani na gani ambazo labda tunafaa tuhakikishe tumefuatilia na ni jambo gani gani ambazo tunafaa tufuatilie katika maisha itu Hili kwa kikisha kwamba maisha itu imeza kuendelea viema na imeza kukua ni maisha mazuri sana Sasa tena naezaongeza Naezaongeza kusema kwamba tunapofanya haya yote tunafaa tu hakikishi kwamba vitu zote ambazo tunafanya ni ya maana na ni vitu ambazo pia labda saa zingine ama wakati mwingine inaezatupa uwezo ama hakikisho kwamba vitu vyote ambazo tunajiusisha nazo ni vitu ambazo zimekubalika katika jamii na ni vitu ambazo zitatuchangia pakubwa katika kuimarisha sisi ama kuhakikisha kwamba maisha itu imekua mazuri, rahisi na maisha imekua ile ambayo labda inatusaidia kwa njia moja au nyingine Sasa mimi pia, wakati mwingine wanaona, unapokaa chini na kusikiza nyimbo, usijikaze tu kwa kusijifinjilie na kusikiza nyimbo aina moja. Na wakati mwingine ninapo kaa, ninapo pata ni akili yangu imechoka, huwanajipata kwamba nimekaa na nimeanza kusikiza nyimbo za kisasa. Sababu hizo nyimbo huwa zinanipa ile tu uwezo ya kuwa na mafikira mazuri na kuweza tu kuelewa kwamba vijana pia wanafikiria nini ama vijana wenzangu wanafikiria nini na nini kwa kimaisha ama ni vitu kama gani zinaeza wasaidia na haya yote huwa ni muhimu kwa kila mtu na huwa inachangia pakubwa katika maisha yetu na jinsi ambavyo tunaona labda vitu fulani na fulani na jinsi ambavyo labda tunaeza jiskuma na kuhakikisha kwamba tumefurahia na tume shukuru wale wote ambao labda wanatia bidi ama wanatupea wanatupea nafasi nzuri ya kimawazo, wanatupea mafikiru ya mazuri na wanatopea tu ile hali ya kwa kisha kwamba tuko salama pia kimawazo na kimafikra nyimbo, nyimbo aina yote ni mzuri na kwa sababu kila nyimbo huwa na masomo zake, maelezo zake ambazo labda ule muandikaji wimbo anataka kutu muimbaji anataka kutufunza sababu hizo, hizo ndiyo vitu ambazo huwa zinachangia pakubwa katika sisi kukua na vile tulivyo ama sisi kukua na jamii yetu vile tulivyo na hiyo ni kitu ya mana sana Asante.

Naam, asante sana kwa hiyo. Hii naezasema kwamba mimi, kama napenda suruali ama sketi. Naezasema kwamba mimi kivyangu, mimi huwa napenda suruali sana. Sababu mimi kukua mtu kijana, mimi huqa naona kwamba ni napovaa suruali, hiyo ndiyo huwa inanifurahisha, na huwa inanipa tu nafasi nzuri ya kukua na mafikra mazuri pia saa zengine. Na pia huwa naona tu, ninapovaa suruali, huwa naona ni mavazi ambayo unaeza vaa vizuri, naeza furahia nayo. Na kila wakati ninapoivaa, ninapatwa tu na ile mafikirio mazuri pia. Na haya yote, yanapofanyika, mimi huwa naona tu kwamba, huwa naona kwamba ni napovaa suruali, angalau nikona, najua kwamba hii ni kitu ambacho labda itanipea uwezo ya kupatwa na wakati mzuri ama kufikiria kwema. Na kwa siku ninapo saa zingine ata ninapoenda kwenye ofisi huwa najipata kwamba nimevaa suruali ya ndani na hiyo ndiyo jambo ambayo inanipa tu wakati rahisi kimaisha pia sababu ninapo kosa kukivaa hiyo huwa huwa kuna makosa kidogo ambayo huwa inakua imefanyika na hiyo huwa sipendi, na pia, lakini kwa mtoto msichana huwa napenda akivaa sketi Nikona mtoto msichana ambayo saa zingine anapenda kuvaa suruali lakini akivaa sketi pia anatokea vizuri na hiyo ndio jambo ambayo huwa ni ya maana Sasa nguo zote kivyangu naeza sema kwamba haina haina matatizo yoyote, hizo nguo zote ni muhimu na hizo nguo zote ni za maana na ni nguo ambazo pia hata mtu yeyote ambayo anazivaa bora akona furaha ataeza kupata tu ile nafasi ya kuhakikisha kwamba yeye binafsi amefurahishwa, amehisi vyema na kwamba labda tu ameweza kupatwa na kupatwa na ile furaha ya kukamilisha ya kuhakikisha kwamba hajatembea bila nguo ama ametembea uchi, na hiyo siyo jambo nzuri sana na kivyangu pia naeza sema tu kwamba watu watu ni muhimu wapate mavazi yoyote na ni muhimu pia waelewe kwamba wanapovaa mavazi mazuri, maisha yao pia hao wenyewe pia wataweza kufurahia au wenyewe wataeza kuona kwamba labda hii mavazi Pia itaeza kuchangia katika maisha yao kuwa mazuri na itaeza kuchangia katika wao kuwa na wakati mnzuri tu ya kimaisha na haya yote inatupea uwezo ama inatupea ile nafasi ya kukua na nafasi nzuri na inatupea nafasi ya kukua na wahakikisho kwamba vitu vyote ambazo labda tunaezataka kuyafanya yameendelea vyema na vitu zote ambazo labda tumeyakamilisha imekua mazuri sana. Sasa mimi pia kivyangu kuvaa suruali huwa ni njia moja ya kushukuru ama kuweza kujua kwamba mtu unafaa uhakikishe kwamba umevaa vyema na unafaa uhakikishe kwamba labda mafikirio yako pia yako sambamba na vile ambavyo umevaa. Na kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo unafanya ni muhimu na yanachangia pakubwa katika maisha yako ya kila siku Sasa tena naezasema kwamba ni muhimu, ni muhimu kwa mtu kuelewa kwamba zile vitu anajaribu kufanya ama kukamilisha yameenda vyema na zile vitu tu anajaribu ku kufikiria ama kuyakamilisha ni mazuri na ni vitu ambavyo inampa wakati rahisi ya kimafikra na kimawazo sababu unapovaa nguo nzuri wewe binafsi pia utakua na wakati nzuri ya kimafikra na wakati nzuri ya kuelewa tu kwamba unafaa ukamilishe jambo moja au nyingine na pia hiyo ndiyo kitu ambacho mimi huwa naezapenda na ni kitu ambacho huwa kinanifurahisha na inanepea uwezo fulani na fulani Asante sana kwa hii ya leo na nimefurahia lakini mimi binafsi huwa napenda kuvaa suruali. Hiyo ndio jambo ambayo nilikuwa nataka niseme. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali, naezasema kwamba mimi binafsi mimi hua napenda aina tofauti za filamu na sababu hizi filamu ni sababu mimi hua napenda kutumia filamu kama njia ya kujifunza na njia ya kueza kuelewa jambo moja nao nyingine Sasa pia, hii yote inapo tokea, hua naona kwamba ni napo tazama filamu, hua na furahishwa, na hua inanipatu nafasi nzuri ama nafasi vyema ya kupatwa na wakati nzuri. Na ile hakikisho tu kwamba labda vitu zote mbazo na ezaona hapo, ni zile ambazo na jifunza nazo, na ni zile mbazo zitani changia pakubwa katika kuwa mtu mzuri ama mtu mwema kwenye jamii na hiyo ndo kitu cha maana. Sasa jambo ingine ni kwamba mimi ni napokaa huwa nataka ni kuwe na ile uwezo ama kukuwa na ile nafasi ya kuhakikisha nimeeza kujaribu kutumia hizo mawaidha ama zile mafunzo ambazo nimepata kwenye hiyo filamu vizuri na kukua tu na nafasi nzuri ya kukimawazo ya kukua mtu wa maana kwenye jamii na mtu ambaye labda ako na mafikra mazuri sababu hiyo ndio jambo ambayo hua ni ya maana sana. Sasa filamu, filamu ambayo mimi hua napenda kusikiza ni ile filamu hua napenda kufuatilia ni zile filamu ambazo zinatufunza vila ambayo tunafaa tuishi. Ama sana sana zile filamu ambazo zina husiana na mambo na zaki fedha Ama mambo ambazo zina fatiana na vile mtu walitumia fedha vizuri akapeleka mahali fulani aka tia na hizo bidii kimaisha na aka hakikisha tu kwamba hiyo fedha zake ziko shwari na ziko salama na wakati fulani utapata kwamba mtu kama huyo ambaye alijaribu tu kutumia fedha zake zote akaeka mahali ambayo inafaa, utapata mtu kama huyo huwaa wakati ambapo inafika, huwa akona bahati nzuri, anashikwa na anakuwa na bidii, na anaelewa tu kwamba ni nini na nini ambayo anafaa afanye, ili aendelee vyema ama ahisi vizuri katika yale mafanikia ambayo anapata kibiashara, ama mafanikia ambazo labda ameeza kuyapata na ameeza kujiendelesha nayo kimaisha sababu wale watu ambao huwa wanakuwa na bahati nzuri kimaisha ni wale ambao hua wanatia bidi ama hua wanafikiria, wanapatwa na mafikirio mazuri na wanafanya jambo kwa sababu itawasaidia kwa siku ya mbeleni Ama wanafanya jambo ambayo itawapa nafasi nzuri kwa tu na wakati raizi katika maisha yao na hiyo ndiyo mojiepu ya mbinu ama mojiepu ya njia ambazo tunezeendelea kutumia na kuhakikisha tu kwamba maisha yetu iko shwari na pia kwamba tumefanya tumefanya yale tumefanya zile vitu ama tumefanya Tumeha kikisha kwamba tumefanya vitu ambazo zinatupa nafasi nzuri kimaisha na tumeeka pesa yetu kwa njia nzuri na kuha kisha kwamba maisha yetu ya meeza kuwa mazuri na tumeeza tu kushikwa na furaha pia na pia naezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kuelewa kwamba ile wakati ambapo labda unajaribu kujikimu kimaisha Unafaa ujue kwamba kutia bidii pia ni jambo la maana sana Hufai tu kukaa hapo uwanze kusema ujione kwamba wewe huwezi fanya kitu yoyote ama wewe kwamba huna bahati, hiyo sio nzuri. Kitu nzuri ni kwamba unafaa ukae, utie bidii na uhakikishe kwamba labda vitu zote ambazo unajaribu kufanya yameeza kwenda shwari na hata kama bado haziendi shwari kwa sasa hivi, ya nafaa yawe mazuri na ya nafaa yawe yawe ile ambayo inakupa furaha kwa njia moja au nyingine Sasa mimi kivyangu, mimi hua na jaribu tu ni jikaze, kimaisha, ni tie bidii, na nihakikishe kwamba nimefanya jambo moja au nyingine kwa uwezo, uwezo wangu, na sababu hiyo ndiyo kitu ambacho kita nipa nafasi nzuri, na kita nipa wakati rahisi kwa miaka ambayo inakuja. Hata kama kwa sasa, labda haziendi vizuri, na najua kwamba kila kitu kitaeza kwenda shwari kwa miaka ambazo zinakuja. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi, mimi hua napenda sana kutumia teknolojia mpya. Na hii teknolojia mpya, mara mingi hua inachangia pakubwa katika maisha yetu ya kila siku. Na hua inatufanya tuwe na wakati mwema. Na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Na hiyo ndio jamb ambayo labda saa zingine ni muhimu sana. Ama muhimu zaidi kwa maisha yetu. Sasa, mtu yeyote ambaye anapenda kujaribu teknolojia mpya. Huwa ni muhimu aweze kuelewa kwamba hizi teknolojia mpya yanakuja na mazuri zao na yanakuja na pia mara mingi utapata kwamba yanakuja na mabaya zao. Sasa unapotumia hizi teknolojia pia, utaweza kujua kwamba teknolojia inaeza kusaidia kukamilisha jambo fulani na fulani na wakati mwingine, utapata kwamba hizi teknolojia inaeza fanya uhisi vibaya sana. Na haya yote, yanaeza changia pakubwa na yanaeza kufanya uhisi kwamba wewe binafsi ni kama hufanyi jambo za maana Ama wewe binafsi hukamilishi vitu za kutosha, na hiyo pia huwa ni jambo mbaya na sio jambo nzuri sana. Na teknoloji ya mpya ambazo pia nimejaribu kufuatilia ni zile teknoloji ya za kujaribu mitandao mapya, na hiyo huwa ni kitu ambayo pia inanipa tu furaha Ama pia saa zingine inanifanya naeza kufikiria na naeza kuelewa kwamba kuna watu ambao walibarikiwa kimawazo, na kuna watu ambao pia vile ambavyo unasema wanatia bidii, hao walibarikiwa sana kwa kimawazo sababu kama kwa mfano tukieza kufikiria ni mtu mgani alileta hizi mitandao za kijamii, utaona kwamba walikuwa wamekaa sana na walikuwa wanafikiria sana. Na tangu mtu afikirie tu hadi alete jambo kama hiyo na ifanye vizuri na watu waeze kuelezana na waelewane vizuri, utapata ni mtu ambaye anatia bidii zaidi kwa kimaisha, na ni mtu ambaye pia ako na ile uwezo, ama ako na zile mafikra ya kukua na ile uwezo ya kukua na nafasi tu nzuri Ama ako na uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo labda anajaribu kufikiria na kukamilisha yameweza kutimiza na ni teknolojia kama hizo ambazo mi naeza sema mi hua najaribu kuzifuatilia na mimi hua najaribu kuhakikisha kwamba tu nimekua kwa njia moja au nyingine Nimekua kati ya wale watu wa kwanza kwanza kukifuatilia sababu siku hizi unapoacha kufuatilia teknolojia kwa haraka utajipata kwamba ni wewe pekee yako labda unakosa kuelewa kuitumia na saa zingine hii inaeza changia pakubwa katika sisi binadamu kuweza kutoelewa ni jinsi ipi na ipi ambayo labda tunafaa tufanye mambo fulani na ni kitu kama gani na gani ambazo labda tukifanya inaeza changia pakubwa katika sisi kukua jinsi tulivyo ama jinsi ambavyo tunaeza fanya mambo fulani, na hizi zote zinapokaa kwa wakati fulani utapata kwamba labda teknolojia ilikuwa nzuri na ni wewe tu ulikataa kukubali ama hukuona umuhimu yake na hizo hiyo itachangia pakubwa katika wewe kutokua na nafasi nzuri ama wakati mzuri ya kukua tu na hii mafikra ama kupata tu nafasi nzuri ya kukua na ile uwezo ya kukua mtu wa maana ama mtu wa mafikra mazuri katika hizi teknolojia zote, na hiyo ndiyo jambo moja muhimu zaidi. Sasa mimi kivyangu, naeza ongeza kusema kwamba unapofuatilia hizi teknolojia Unafaa kuwa unaelewa ni kitu gani na gani ama umuhimu gani na gani ambazo labda mtu anaeza pata kwa kufuatilia hizi teknolojia. Na kuhakikisha kwamba vitu vyote ambazo labda unafanya ni za maana ama vitu zote ambazo unajaribu kukamilisha ni za maana Sasa mimi kivyangu pia naeza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua ni jambo gani na gani ambazo labda tunafaa tufuatilie ili kuhakikisha kwamba maisha yetu ya kitekno.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba, chumba changu cha kulala huwa ni nawezasema ni chumba kizuri na ni chumba kizuri kwa sababu kinanifurahisha. Kinanipea uwezo ya kufanya tu mambo zangu kwa wakati fulani ama kujaribu tu kuona ni jambo gani na gani ambazo labda zinaweza nifurahisha ama zinaweza nifanya kuwa na wakati mwema nikiwa hapo. Na mara mingi, ninapokaa katika chumba changu cha kulala, hua naona kwamba ni muhimu na ni kitu ambacho kinanipa kinanipa uwezo ya kukuwa na mafikira mazuri na kinanipa tu nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba maisha yangu pia iko shwari. Na hata ninapokuwa na mafikra mingi huwa inanipa tu ile uwezo ya kukuwa na mafikra tu pia mazuri na mafikra ambazo sio zile za kunifanya nihisi vibaya lakini ni zile ambazo inanifanya nikuwe na nikuwe na uwezo ya kukamilisha vitu zangu kwa njia moja au nyingine Ama kuhakikisha tu kwamba maisha yangu pia imeweza kuenda vyema. Na ni hiyo tu ambayo huwa inanifurahisha na najua kwamba izo, hiyo inapotokea huwa najua kwamba naweza furahia na naweza hisi vyema sana. Na chumba changu cha kulala naweza sema pia ni kubwa, ni kubwa kwa kiwango fulani sababu huwa inani hua inanifurahisha na inanipea nafasi nzuri sana ya kuangalia jambo zingine ama kuangalia tu, kushukuru tu ile yale yote ambayo labda yanawezatokea hapo ama kukuwa tu na wakati mzuri nikiwa kwenye hicho chumba changu Sasa pia kwa sasa nawezaongeza kusema kwamba ninapokaa kwenye hiyo chumba, mimi huwa nahisi vyema sana Rangi ya chumba changu ni rangi ya manjano, rangi ya manjano na rangi nyeupe Sasa hiyo huwa inanipa furaha sana na hizo rangi mbili huwa ni rangi ambayo inanifurahisha sababu inanipa nafasi ya kufurahia, kufikiria vyema na kuhakikisha tu kwamba na kuhakikisha tu kwamba nyumba yangu ni nzuri na iko na uwezo na ikona uwe inanipia uwezo ya kuweza kutatua shida yoyote inapotokea na ninapoangalia kila mara napatwa kwamba niko na furaha tu na niko na ile nikona ile nafasi ya ambayo naweza fanya naweza jaribu kukiosha kikiwa kichafu na hiyo ndo jambo ambayo inafaa. Asanti sana kwa hiyo. Pia kuta zangu, kuta zangu mbili ni nimesema niko tu na kuta mbili ambazo ni rangi nyeupe na rangi ya manjano. Na pia, kitanda changu huwa kina dirisha vyema na huwa inanipa nafasi nzuri ya mafikra. Na pia huwa inanifanya tu nihisi vyema sana sababu hiyo kitanda huwa ni kizuri na ni kikubwa sana na hiyo ndiyo kitu ambacho huwa nafurahia sana kukitazama. Sasa kila wakati ambapo nakaa kwenye hiyo kitanda huwa nahisi kwamba niko na wakati mzuri niko na furaha na kwamba nafurahishwa tu kukaa kwenye hiyo nyumba yangu ama kwenye chumba changu na chumba, hakuna chumba nzuri bila kitanda nzuri sasa ndio maana mimi niliamua kwamba lazima nikae kwenye chumba nzuri, chumba kizuri na hiyo ndiyo kitu ambacho kinanifurahisha. Pia, ninapoangalia kwenye dirisha ama hapo kwenye dirishani mimi huwa naweza kuangalia nje na nashukuru tu ile manthari ya nje sababu mazingira ya nje huwa ni ya miti na ni miti nzuri, miti kubwa kubwa na ambayo inateremka na saa zingine pia ukibatika unaweza ona wanyama wazuri na unaweza ona kama ndege wazuri wakiimba hapo kando na hiyo ndiyo jambo ambayo pia mimi huwa nafurahia sana. Na pia naweza sema kwamba kitu cha mwisho zaidi ambacho napenda napenda kwenye chumba changu ni jinsi ambavyo imeekwa mahala pazuri na mahala ambapo ambapo pia unaweza tazama nje na jua inaweza ingia pia kidogo. Hiyo ndo kitu ambacho huwa nafanya napenda chumba changu sana. Asante.

Naam ahsante sana kwa hiyo swali naweza sema kwamba ni kweli nimewahi fikiria kufungua biashara yangu sababu ninapokua na biashara yangu huwa naona kwamba hiyo ni njia mzuri ya kuhakikisha kwamba labda unatia bidii kwa maisha yako na labda tu ni njia mzuri ya kuhakikisha kwamba vitu zako zote ziko shwari na kwamba hata unapojaribu kufanya jambo fulani na fulani utapatwa na wakati mwema na wakati ambapo ni wakati wa furaha sana sasa hiyo ndiyo huwa ni jambo nzuri kwangu na ni mafikra ambazo nimekua nazo na hata hapo awali nilikuwa nimesha kuwa na nimefungua biashara yangu pia kidogo na hiyo ilikuwa ni furaha sana kwangu lakini kuna jambo ambayo sikuwa na kielewa biashara inahitaji vitu mingi sana na biashara pia wakati mwingi inaezaletwa na inaezaleta matatizo mingi na pia saa zingine inaeza fanya watu kama huelewi biashara vizuri utapatwa utapata kwamba kuna vitu mingi ambazo labda zinaeza kupita na kuna vitu mingi ambazo zinaezafanya uhisi vibaya sana kwa kimawazo sasa mimi kivyangu biashara ambayo nilifungua ya kwanza ilieza kunifunza vitu mingi zaidi hata kama haikuweza kuenda mbali ama haikuweza ku kuendelea vyema ni biashara iyo biashara ilinifanya nieze kuwa na mafikira tu mingi na kueza kushukuru tu jinsi ambavyo labda niko ama jinsi ambavyo jinsi ambavyo pia na nigetaka nifanya vitu zangu za hapo mbeleni sababu biashara ni kitu ambayo inataka bidii ni inataka mtu ambaye hamesha jitolea kwamba hii ndiyo kitu ambacho nitakua nafanya na hii ndiyo kitu ambayo nafaa nieze kukamilisha Kwa raho yangu moja yote na nafaa nihakikishe kwamba vitu zote ambazo najaribu kuyafatilia kwa kila siku yawe ni iwe ni kitu nzuri na iwe ni kitu ambacho pia lazima ikuwe inarudisha fedha zake na ikuwe inanipa tu wakati mwema sana sasa mimi pia ninapo angalia ile biashara ambayo nimejaribu kufanya na ezasema kwamba nilieza kujifunza mambo mengi na sana sana ile ambayo nilijifunza sana ni ile kuhakisha kwamba nimeza kutumia mudawangu vyema na nimeza kua tu nawakati rahisi kidogo katika maisha angu. Sabau bila kutumia bila kupanga muda wako ama kuwa na ratiba ya mana utajipata kwamba tu biashara yako aijasonga mahali na kwamba utapata maisha yako pia imesimama sasa haya yote yanapo tokea huwa naona kwamba ni vigumu itakua vigumu sana kwa watu kweza kwelewa ni jinsi ipi na ipi ambayo tunafaa tufanye ama ni jinsi ipi ambayo tunafaa tufuatilie kwakikisha tu kwamba maisha yetu imekua ni nzuri ama imekua ni rahisi kiasi sasa kama we ni biashara kama we ni mwana biashara unafuwa uwakikishe tu kwamba umeza kuelewa na umeza kufanya mambo zako vyema na umeza tu kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo labda ungetaka kukamilisha kwa biashara yameza kuwa mazuri na yameza kukua ni yale ambayo pia yanachangia pakubwa katika maisha ako ama ambazo zinaeza changia pakubwa katika wewe kukua mwanabiashara ambaye ni anafikilia ama anaona anafikiria ama anaona umuhimu wa kutia bidii katika maisha sababu kutia bidii katika maisha ndiyo jambo ambayo ni yamaana na ni jambo ambayo itatupa nafasi ama uwezo uwezo mzuri ya kukamilisha vitu zetu zote na uwezo mzuri ya kujua kwamba biashara kama gani itakua shwari na biashara gani inaezatupa faida kubwa sana na hakuna mtu yote ambayo hua nafungua biashara akose kupata faida Nna mimi kivyangu nezasema nilikuwa nafungua hiyo biashara angu nilikuwa na ile matumaini kwamba nitapata faida ya kutosha sababu hiyo ndi ilikuwa ni jambo lamana na ni jambo ambayo ilikuwa inanipa wakati mzuri na mawazo mazuri lakini sikwelewa kwamba biashara pia iko na changamoto zake na hiyo ilichangia pakubwa katika mimi kuhisi ni kwamba katika mimi kuhisi tu kwamba biashara inakuja na faida na hiyo ilinisumbua sana wakati ambapo haiku fanya vile nilifikiria asante.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi, mimi huwa napenda kutazama mchezo wa kandanda. Na huwa napenda sana kutazama mchezo wa kandanda ni napo pata nafasi. Na hiyo mchezo nileanza kuhipenda kitambo wakati ambapo nilikuwa kwenye shule ya msingi. Na wakati ambapo bado nilikuwa mchanga ni kijaribu kuwa mkubwa. Sababu hizo masiku, watu wengi walikuwa naelewa tu kwamba kuna mchezo moja tu. Mchezo moja tu ambao yonajulikana sana Nilikuwa ni mchezo ya kandanda Sasa mimi pia kivyangu nilieza kujifunza na tulikuwa tunacheza kama marafiki wadogo apo pali ambapo bado tulikuwa wachanga sababu hiyo ndo ilikuwa mchezo raisi kuunda Ama kupata mpira na kukicheza na tulikuwa tunafuraishwa sana naayo na ilikuwa inatupa tu ile uwezo ya kwakikisha kwamba tuko shwari, tuko salama na kila mtu aneza kufurahia wakati siku ilipo kwa inatamatika na mimi kivyangu aneza sema kwamba ile sababu ambayo napenda hii mchezo Kitu ya kwanza ni kwamba watu wengi sana huwa wanafuatilia hii mchezo ya kandanda na kama ni hivyo vile watu wengi wanaifuatilia hiyo inamana kwamba watu wengi waneza kuskuma uweze kufuatilia pia hiyo mchezo Ama waneza kusikuma upende kufuatilia hiyo mchezo na mkiwa watoto na muone watu wengi wanafuatilia mchezo Hata nyinyi mnapokaa chini mtakua munaona kwamba tunafa tucheze hii mchezo Tunafa tukuwe marufu kama wale watu wengini ambawo ni marufu Sasa unajipata kwamba kwa muda, kwa muda fulani ama bada ya muda fulani unanza kuiga hile zile mitindo ama zile mitindo za wale watu wambao wanacheza hii mchezo ya kandanda na hata unapohicheza unapata kwamba we binafsi unajaribu kuwa mzuri unajaribu kuwa mzuri labda kwa kuchenga wacheza wenzako na bada ya muda unapata tu kwamba unapenda hiyo mchezo na hiyo ndio jambo ambayo inafa na pia naezaongeza kusema kwamba hii mchezo ni mzuri zaidi na ni inafurahisha zaidi na ni mchezo ambayo labda inezachangia pakubwa katika watu kujua ni jambo ipi na ipi ambayo labda wanafaa wafanye Ama ni kitu gana gani ambayo labda wakifanya Itawapa fura na itawafanya waeze kuelewa ni waeze kuelewa ni vitu gana gani ambazo zita wafanya wa hisi vyema katika maisha hao na mchezo ambayo niliayikumbuka ambayo ili nishangaza sana ni zile mchezo za dunia za mwaka wa alifu mbili kumi na nane ile finali ilikuwa ni moja hapo ya michezo nzuri zaidi na mchezo magumu zaidi ambayo ni mewaishuhudia sababu hiyo siku hizo timu mbili ile timu ya Ufaransa na ili timu ya Argentina wali kuwa nacheza na ilikuwa ni mchezo mkali zaidi na walieza kujiskuma kila timu ilicheza kwa bidii na hata wale wa shabiki ambao walekuwa nafuatilia hiyo mchezo Waliona kuamba mchezo ambayo wameshuhudia ni ya mana na mchezo ambayo ilikuwa inafanya mtu royake inasmama kila wakati na hiyo yote ilivo kuwa inafanyika Ilikuwa inafanya watu waeze kuona kwamba labda wanajumiza roho na ilikuwa inawapa wasiwasi na hiyo haikuwa ni jambo la kawaida na hata mimi kivyangu nilipo tazama hiyo mchezo nilikuwa na shangazwa sana sababu hakuna timu ambayo walikuwa na wanafurahia ama wana ruhusu kukua na wakati mzuri Ilhali pia ilhali walikuwa na jaribu kwa kisha kwamba labda tuu wamecheza viyema sababu kila timu ilikuwa kali na hiyo ndiyo jambo ambayo ilifanya mchezo yote ikakua sawa Lakini badae ile timu ya Argentina ileza kushinda ufaransa na watu waka wapea kikombe chao na ilikuwa ni nzuri zaidi asande.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba mimi kivyangu, huwa natumia simu yangu kwa njia mingi kwa kila siku. Na mara mingi, huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba tunapotumia simu, tunafaa tuhakikishe kwamba tunatumia simu kwa njia ambayo inatuhifadhi, inatupea uwezo ama uwezekano ya kukuwa na maisha mazuri, ama kukuwa tu na ile nafasi ya kuhakikisha kwamba vitu zimeenda shwari na vitu ziko salama Sasa mimi kivyangu naweza sema kwamba kila wakati kila mara ninapo tumia simu, huwa nina huwa nina ile nafasi ya kukuwa na uwezo ya mafikra na uwezo ya kufanya jambo moja au lingine na mojawapo ya hizi, mojawapo ya hizi njia ambazo mimi hutumia simu ni kwamba mimi huwa natumia simu kuenda kusoma habari kwenye mitandao za kijamii na hiyo pia huwa sio jambo nzuri zaidi. Sababu ninapo jipeleka kusoma habari kwenye mitandao za kijamii mimi huwa najipata tu kwamba nimekaa sana nimeenda nikaanza kuangalia watu vile wanaendelea na maisha yao na nimeenda nikajaribu tu kufanya mambo fulani na fulani hapo kwenye mitandao za kijamii na napata tu kwamba sijaweza kuzikamilisha zote na hiyo huwa si jambo nzuri sana Sasa pia wakati mwingine mimi pia ninapokaa tu na simu yangu huwa najaribu kukiweka mbali na mimi na huwa nahakikisha tu kwamba nimeweza kuisongesha tu mbali na mimi sababu hii yote huwa ni jambo nzuri na huwa ni jambo mbaya pia. Na ninapo kosa kukipeleka mbali na mimi, mara mingi nitajipata kwamba nimekitumia kwa njia moja au nyingine na nimeieka mahali ambapo sio pazuri. Na haya, huwa si, hiyo huwa si jambo nzuri zaidi. Ndiyo maana mimi, ninapotumia simu kwa kuingia kwenye mitandao za kijamii. Mimi huwa najipea muda fulani na kama lisali moja hivi, sasa saa ikiisha. Hiyo lisalimoja likiweza kukamilika. Huwa nahakikisha tu kwamba nimeweza kuendelea na maisha yangu. Nimeweza kufanya mambo zingine zote ambazo pia labda. Hayata nipea ama hayata nifanya nihisi kwamba nimeharibu muda wangu. Na hayata nifanya niisi kwa mba nimekuwa tu na wakati mgumu. Ama nimekamilisha kazi zangu, nimekamilisha muda wangu ya ambayo nilifaa nitie bidii nayo katika maisha na haya yote yanapotendeka. Pia huwa inanifunza kwamba nafaa nihakikishe kwamba vitu zote ambazo nafanya ni mazuri na vitu zote ambazo nafanya yanachangia pakubwa katika mimi kukuwa jinsi nilivyo Ama mimi kuweza kuelewa ni kitu kipi na kipi ni ya maana na kitu gani na gani ambazo zitanipea wakati mzuri tu ki maisha na zitachangia pakubwa na zitachangia aje ama zitachangia kivipi kwa maisha yangu kuwa rahisi kidogo ama maisha yangu kuwa nzuri. Na ni hayo tu ambayo huwa ni ya maana sababu hizi tunapoziona utapata kwamba ni muhimu pia kwa mtu kujua kwamba hii hali ya maisha ni nzuri na hii hali ya kujipanga ni nzuri zaidi. Sasa pia watu wanafaa waeze kuelewa ni kitu kipi na kipi ambacho labda tunaweza fanya kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo tunajaribu kuzikamilisha ni mazuri ama ni vitu kama gani na gani ambazo tunazifanya ni mazuri zaidi na maisha. Sasa haya yote huwa ni ya maana na natumai kwamba zinaweza tupa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba kila kitu ambacho tunajaribu kukifanya kwa maisha ni inaenda shwari na kila kitu ambacho tunaiangalia kwa maisha itakuwa sawa na itakuwa ni ile ya kutupea nafasi nzuri ya kimaisha na itatupea nafasi nzuri ya kuweza kukuwa na mafikira mazuri. Sababu unapokosa mafikra mazuri pia hutakuwa mtu mzuri, utakuwa ni mtu ambaye ako tu na wasiwasi mingi na hii dunia vile tunajua kwa sasa unapokuwa na wasiwasi mingi hata wewe binafsi hutaweza kufurahia maisha yako na hiyo sio jambo nzuri zaidi Asante sana kwa haya ya leo na nafurahia sana Asante sana kwa mada pia.

Asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi binafsi napenda shirika yangu sana sababu shirika yangu huwa wanaongelesha watu na heshima na huwa wakona ile uwezo ya kuhakikisha tu kwamba kila mtu ambaye anakuja pale hako na hekima zake hako na furaha zake. Na kwamba pia kila mtu ambaye ama kila mtu ambaye hako katika hiyo shirika hako shuari na hako na mawazo mazuri sababu ni mawazo mazuri ndiyo yanaendelea kutusaidia kukua na wakati muema na kushikuwa tu na hali nzuri ya kimaisha na kimawazo. Na bila kuwapendelea ama kuwasifu bure, naezasema kwamba shirika yangu wanaelewa jinsi ambavyo labda wanafaa washugulikie wale wateja wao. Sababu kwa kila siku, hata ninapo kuwa nashida kwenye shirika, mimi ninapo wapigia tusimu, ninapo wapigia tusimu, hua wakotayari, kunisikiza na kuniuliza ni jambo kipi na kipi ambacho ningetaka kusaidiwa nayo. Na hiyo ndio kitu ambacho hua inanipea furaa, inanipea motisha sana na maisha na inanifanya na hisi vyema sana katika maisha yangu pia na pia ni muhimu pia, nasema kwamba, ni muhimu pia kwa kila mtu kuelewa utu kwamba shirika, unapo kuwa kwenye hizi shirika, unafaa kuwa muangalifu zaidi na unafaa uwelewe kwamba ule mteja ako na roho mzuri na kwamba ule mteja anafaa awe na wakatitu mzuri ya kuhakikisha kwamba wewe binafsi ule mteja ako na roho mzuri sababu anatumia iyo shirika yenyu na angalau wewe binafsi unafaa uwelewe kwamba unapo mtu yeyote anapo tumia shirika yenyu inafaa iyeze kukusaidia kwa njia moja au nyingine kuhakikisha tu kwamba yale yote ambao unajaribu kufanya ni nzuri na ikue ni ile ambayo labda inaezachangia pakubwa kuhakikisha kwamba shirika, iyo shirika enyewe imeeza kuendelea sasa mimi, iyo shirika yangu vile ambavyo hua wanaongea na wateja iyo ndiyo kitu ambacho hua kinanipa furaha sana na hua inafanya nieze kuhizi ni kwamba wananijali Sasa haya yote yanapo tokea, mimi hua naona kwamba, ni muhimu tu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba, unapo tia bidii kwenye biashara yako pia ama kuona shirika yako inaendelea vipi, utaeza kuelewa ni kitu kipi na kipi ambacho ni muhimu na ni jambo gani na gani ambayo pia inaezachangia pakubwa katika wewe kukua mwana biashara mzuri ama mwana biashara hodari katika maisha yako. Haya yote ni muhimu na haa yote yanaezatuchangia pakubwa katika sisi kukua jinsi tulivyo kwa sasa. Na mimi kivyangu, hiyo ndo jambo ambayo huwa inanipa uwezo ya kukua na furaha na kukua tuna ile hali ama kukua na ile uwezo ya kupata nafasi nzuri ya kimaisha, nafasi nzuri ya kimawazo. Na nafasi nzuri tu ya kukua na wakati mwema sababu bila kukua na furaha na wakati mwema maramingi utapata kwamba hata we binafsi hufurahi na we binafsi unapata tu uko na matatizo na huna furaha tu pia kivyako. Sasa pia tunafaa tuwe tu waangalifu na haa yote na tunafaa tuhakikishe kwamba vitu zote ambazo tunajaribu kufanya ama kukamilisha yaweze kukua mazuri nayaweze kuendelea vyema na sababu hiyo hiyo ndio jambo ambayo itatufanya tufurahie na tuone kwamba tuna wakati mwema. Na bila hiyo yote, tutajipata tu kwamba hatuna hatuna furaha katika maisha yetu na vitu kama hizo zinapofanyika, tapata kwamba hatuna furaha na tuko na wakati mgumu zaidi katika maisha yetu. Asante sana kwa hayo na nafurahia tu kuweza kujadiliana kwa leo na inanipa motisha ya kuweza kujua ni vitu kama gani na gani ambazo zitachangia katika maisha ama zitachangia pakubwa katika sisi kuwa na maisha raizi ama maisha mazuri zaidi na hiyo inanipa furaha na inafanya na hisi vyema zaidi na kivyangu pia naezaongeza na kusema vitu kama hizo, ndizo zinanipa uwezo ama uwezekano ya kukua tuna wakati mwema na kukua na furaha kivyangu.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba, kuna vitu kadha wakatha ambazo mimi huwa nafurahishwa nazo. Na muja hapo ni kwamba mimi hua nafurahishwa sana sana na vitu ambazo labda pia zinatokia, Ama vitu ambazo pia zinanipa uwezo ya kukua tu mutu wamaana na kukua na nafasi nzuri ya kimaisha na pia nezaongeza kusema kwamba unapokaa chini na kwa kikisha kwamba labda vitu zote ambazo unafanya ni muhimu Unafaa tukua unaelewa kwamba unafaa kuwa unaelewa kwamba labda zile vitu zote ambazo unazifanya ama na shugulikia nazo ni zile vitu mbazo zinakupa uwezo kukua mtu wa maana na zinakupa uwezo ya kukua na hakikisho kwamba unafurahia Amo naona tu kwamba vitu vyote ambazo unafanya ni muhimu na vitu zote ambazo unajiusisha nazo zinaeza kusaidia kwa maisha na mimi kivyangu kwa sasa ile shughuli ambayo mimi huwa inanifurahisha ni moja tu na hii shughuli mara mingi hua ni hile shughuli ya kuenda ama kuenda tuku kuwagelea. Sikuizi napenda kuenda kuoagelea sana. Na hiyo hali ya kuwagelea ndiyo hua inanipa mawazo mazuri na hua inanipa uwezo ya kufanya mambuzangu pole pole. Na uwezo ya kwa kikisha kwamba na niko na maisha mazuri na niko tuna mafikra ambazo labda zitachangia pakubwa kwa mimi Kukuna mafikra ambazo zinaezachangia mimi kwa kikisha kwamba nafurahishwa ama napata tuna nafasi rahisi ya kukwana sikunjema na sababu, nasema hivo sababu, ninapokaa chini, mimi hua na jishukuru, hua na rudishia mungu shukrani, na hua na jaribu tu kuelewa kwamba jambo fulani na fulani ambazo nafanya ni maana, na jambo ambayo na jaribu kukamilisha pia, inezachangia pakubwa kwa kuakisha kwamba mimi, mimi binafsi ni kona zile tufura zangu, na nikona wakati nzuri, ambayo inanihakikishia kwamba, na napatwa na furaha na tumai na kamilisha vitu zangu vyema na kwamba hata zile vitu ambazo najipata nafanya ni zile vitu ambazo zitachangia pakubwa katika mimi kukua mtu wamaana na mtu wamwenye mafikira mazuri sasa kwa kila siku ninapo kaa chini mimi hua najiambia kuamba nafaa nifanya jambo fulani na fulani ama nafani kamilishe jambo fulani na fulani na wakati ambapo napata kamilisha hizi mambo Mimi huwa na jiuliza tu ni kitu gani ambacho labda sijafanya ndio maana na hisi hivi Sasa nikigundua hivo Mimi huwa na jikaza ni akikishi kwamba huwa na jikaza ni akikishi kwamba nimeza Labda nimeza nikaenda kwa ogelea na nimeenda nika Nika patwa tuna baridi kidogo Kwa hiyo wakati ambapo na ogelea na nime patwa na wakati mwema sana katika maisha angu sababu, mimi ni napo waogelea, mimi wa naishi kwamba ni kama maisha angu inaenda vyema na ni kama kila kitu kwangu kiko shwari na hiyo ndo jambo lamana. Sababu, ni napopenda kuogelea na naeza kuwagelea iyo huwa inanipa changamoto ya kujaribu kufikiria kuhusu maisha angu na kuona tu ni kitu kama gana gani ambayo nafani fanyi ili ni kwena wakati muema ama ili ni nifurahie tu maisha angu ya kila saa. Sababu hakuna haja ukuwe na maisha ambayo we mwenyewe ufura hii ama hakuna haji ukuwe na nafasi ambayo we mwenyewe unapata huwezi hata sikia vizuri huwezi hisi vizuri, huwezi sherekea, unapofanya mambo zako Ama huwezi fanya jambo hii na hile kwa kikisha kwamba unafura ama unaona tu kwamba maisha hako ni mazuri na hiyo ndio mana, kila mtu wanafaa pendeze na kitu ambacho wanafanya kwa njia moja au nyingine. Asante sana kwa hayo, pia watu wanafaa wawe tu waangalifu na wakwena furaha kwa kila siku. Asante sana kwa mada ya leo.

Naam asante sana kwa hiyo swali naeza sema kwamba mimi binafsi huwa napenda chakula aina mingi sana na kwa siku hizi nilijipata kwamba napenda chakula cha napenda kukula kuku na napenda sababu hiyo hua inanipa tu nafasi nzuri huwa inanipa furaha zaidi na huwa inanipa uwezo ya kuhakikisha kwamba nikona furaha na nikona nimepata ile ladha tamu ambayo nilikuwa nataka na nimepata kwamba nimeeza kupata ile ladha ambayo inanifurahisha, inafaa, inanipea wakati mwema na inafanya tu nieze kufikiria kwa njia moja au nyingine Sasa ninapokula hii kuku ya kuchoma, huwa naeza kuhisi vyema Naona kwamba labda nimeeza kupata chakula kizuri, nafurahishwa jinsi ambavyo inaundwa na pia inanipea tu nafasi nzuri ya kuona kwamba ya kuweza kukuwa na chakula kitamu kwa mdomo changu sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Unafaa uweze kukula chakula ambacho we binafsi unapokitafuna, unapata kwamba, unafaa uweze kukula ama kuyameza ile chakula ambacho hata we unapoitafuna na kumeza, unahisi vyema na unakubali tu ni jambo gani gani ambayo labda itakufraisha kwa mdomo chako. Ama inaeza fanya uhisi kwamba we binafsi unaelewa ama unashukuru tu kwa yale yote ambayo unaendelea kuyakula. Na ninapo mimi huwa nahisi hivyo wakati ambapo nakula hii chakula, wakati ambapo nakula hii kuku ya kuchomwa sababu hiyo ndio chakula ambacho huwa kinanipea uwezo ya kuwa na mafikra mazuri. Na hua inanipea uwezo ya kuwa tu na siku nzuri na kila kitu nzuri ambayo maisha yangu pia inataka ama inanifuraisha tu kimaisha. Na hakuna aja ukue unajikaza kula chakula ambacho sio kizuri ama chakula ambacho kinakupea wakati mgumu ya maisha yako sababu haya yote yanachangia pakubwa ama zinaeza changia pakubwa katika we binafsi kukuwa na wakati mgumu zaidi na hiyo siyo jambo ambayo mimi kibinafsi naeza taka Ama hiyo siyo jambo ambayo mimi pia naeza fikiria kwamba itanifurahisha kwa njia moja au nyingine na vitu kama hizo naeza sema kwamba inaeza kuwa ni inaeza leta wakati mgumu kwa maisha yetu na inaeza tufanya tuwe na wakati ambayo siyo mzuri zaidi kwa sababu pia naeza sema hii yote inaeza changia pakubwa katika hii yote inaeza tufanya tusikuwe na wakati nzuri na inaeza tufanya tu tukuwe na wakati mbaya ya kujaribu kuelewa ama kupata hiyo chakula kitamu ama chakula ambacho kinatupea ladha nzuri zaidi kwa mdomo yetu na pia naeza ongeza na kusema kwamba unapokula chakula kitamu Hata we binafsi, utafurahia na we binafsi, utaona kwamba labda siku yako iko vyema na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Sasa mimi pia naeza sema kwamba ninapoeza kupata nafasi nzuri ya kukula kuku ambayo inanifurahisha. Huwa naona tu kwamba nafaa nihakikishe kwamba nimefanya hiyo, nimefanya hivo, sababu hiyo ndio kitu ambacho itanipea wakati mwema. Na itanipea, itanifanya niwe na wakati rahisi sana ya kimaisha na itanisaidia pia kushikwa tu na furaha kidogo na mimi pia kueza kuelewa kwamba Jambo kama hiyo, ninapokula chakula kama hiyo, ni napatwa na furaha na nahizi tu kwamba, kila kitu ambacho najaribu kuzifanya ni za maana, na ni zile ambazo zinaeza nifanya nikue mtu wa maana na nikue mtu ambaye labda anaonekana kwamba anafuraia maisha yake kwaivo bila furaa hata we binafsi hutahisi vyema kwa maisha yako utakuwa unaona tu kwamba kila kitu hakiendi vizuri na utakuwa unakasirika tu kwa njia moja au nyingine na hiyo siyo jambo nzuri zaidi na haya yote tunafaa tu tuwe waangalifu kwa kila siku na tuhakikishe ile vitu yote ambayo tunafanya Yaeze kuenda salama na yaeze kuwa mazuri sababu, chakula kitamu, sana sana mii ninapotafuna hiyo kuku na labda ikikuja na pilau, mimi mdomo yangu huwa haismami hadi nimalize kukula na hiyo ndo jambo ambayo inafaa na ni jambo ambayo itanisaidia pia Asante sana.

Namu, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi mwenyewe huwa nikona malengo kwamba Labda sikumoja niteza kuwa mtuwamana kwenye kazi yangu na niteza kupewa nafasi ya kukua ule meneja ambaye anaangalia zile vitu zote ambazo Labda sinafanyika kwenye kazi na yule meneja ambaye akona ile uwezo ya kwa kikisha tu kwamba hiyo kampuni inendelea viema na imeza kulindwa kwa njia moja au nyingine. Nikifika kiwango hicho, nitakuwa naezasema kwamba nimetimiza malengo yangu na nimeza kukuwa na wakati raisi na wakati mzuri sana na kazi yangu. Sababu hiyo ndiyo kitu ambacho mimi kivyangu itanifuraisha Itanipea tonafasi mzuri ya kukua na wakati mzuri na wakati wamaana Sasa hata ninapokaa chini mimi hua nafikiria tu jinzi ambavyo labda Nitaendelea kutia bidi kazini na labda nionekane niendelea kukua mtu ambaye anatia bidi na mtu wamaana sana na haya yote huwa naona kwamba itakuwa ni muhimu na itanichangia pakubwa kwakisha kwamba mimi na kazi yangu Hama hile kazi ambayo nileza kusomea nikiwa kwenye shuleni imekua ni nzuri na nimeza kukamilisha yale yote ambayo labda nilekua nazitafuta ama yale yote ambayo ilikuwa na nifanya ni heze kuhisi viema. Sababu bila kupata hayo, nitajiona kama sijaeza kuyakamilisha ama sijaeza kuthibitisha yale yote ambazo nilikuwa nataka ni yale malengo yangu yote ambayo ningependa kuyafikia kimaisha na malengo ambayo labda ilikuwa ni ambayo itanisaidia ama itanipa uwezo ya kukua tumutu wa maana katika iyo eneo langu la kazi ama mtu wa maana kwa zile vitu zote ambazo pia labda nafikiria kukamelesha ama vitu zote ambazo ningependa tu kuzifanya ni kifurahia sababu hii dunia kisasa sidani kama kuna ule mtu yote ambaye anaezataka tuwa afanye kazi na akose kuimarika ama akose kuendelea katika hiyo cheo na maramingi sisi, hua tunapofanya kazi, hua tunafanya kazi, hua tunafanya kazi na malengo mazuri na malengo, na hizi malengo maramingi hua ni kukua mtuwamana kwenye hiyo kazi bada ya muda fulani na kukua tuna uwezo ya kwakisha kwamba tuneze endelea vizuri na tuneze kuwa tuna wakati muema sana katika pindi tuu ama wakati ambapo tunafanya kazi na haya yote utapata sio rahizi mtu yoyote kweza kwelewa na kwa wale watu ambao wanaelewa umuhimu ya kazi Hawu hua wanajua kwamba wanafaa wafanye jambo hii na hii Ili kwakisha kwamba maisha yao imezakuenda viema na maisha yao imeza kukamilika kwa njia moja au nyingine na hiyo ndiyo jambo ambayo hua ni ya mana na jambo ambayo hua inezafanya mtu pia Haoni kwamba hamedaminiwa, hamepewa heshima na kwamba tu anafurahishwa na haya yote ambayo labda yanaezatokia wakati anapo kuwa kwenye kazi ama wakati yambapo anafanya mambo zake kwenye kazini na mimi pia ninapokaa huwa ni kona ile mafikra ama huwa ni kona ile mafikra za kukua na kazi nzuri na kupandishwa cheo kazini sababu hizo ndiyo vitu ambazo labda zitachangia pakubwa katika mimi kutia bidii kwa maisha yangu na kwakikisha tu kwamba yale yote ambazo na jaribu kufanya ya meza kueshimiwa, ya meza kuendelea viema na nimeza kuyapata kwa ustadi na kwa njia ambayo inafaa Sasa kwa sasa, naezasema kwamba hile zile bidii ama zile vitu zote ambazo mi hua na jaribu kufanya kazini yote hua nina hiyo malengo ya kukua mtuamana kwenye hiyo kazi bado na yote hua anezataka iyeze kunipea nafazi nzuri ya kukua tuna fuikira mzuri na ya kusaidia hiyo kampuni ambayo mimi kwa sasa naifanyia Asante sana kwa haya leo.

Asante sana kwa hiyo swali na furahishwa sana jinsi ambavyo umeiweka na inanipa nafasi nzuri ya kuwa na mafikra mazuri na pia naezasema kwamba ni muhimu kwa mtu kuweza kuelewa kwamba kuna michezo aina tofauti tofauti ya ki olimpiki ama zile ambazo huwa zinafanyika pale kwenye olimpiki. Na kivyangu, naezasema pia kwamba, na mchezo mbayo mimi huwa napenda kushiriki kwenye olimpiki ni ile ya kuogelea. Na ninapo ogelea, wanaona kwamba ni jambo mzuri, jambo mbayo inanipafuraha, na ni jambo mbayo pia saa zingine inanipea tu uwezo ya kwakisha kwamba siku yangu imenda shwari na kila kitu ambacho na jaribu kufanya, imekua ni mazuri na haya yote yana changia pakubwa katika mimi kukua mtu wamana na katika mimi kwa kisha kwamba nimendelea vyema Pia ni napo tazama, ni napo kaa chini kutazama jinsi ambavyo watu wana shindana katika hizo michezo za olimpiki sana sana za kuogelea, huwa naona kwamba huwa najifunza mambo mengi sababu kuogelea pia siyo rahisi na jinsi ambavyo hawa watu huwa na cheza huwa ni nzuri na huwa ni njia moja muhimu sana ya kujaribu kuelewa ni kitu gani na gani ambayo pia labda wakifanya waneza onekana ama hawa onekani kwamba wakona maarifa mzuri na maarifa mbayo inaezatupa inaezawapa tu uwezo ya kwa kikisha kwamba wanaendelea vyema na kazi yao na wanaenda vyema na hiyo mchezo yote na pia tena naeza ongeza kwamba Mimi huwa napenda hii mchezo sana sababu ni mchezo ambayo unajaribu kuona mtu akijaribu kuiga zile matendo ama akijaribu kuiga yale maeneo ama zile mbinu ambazo samaki pia huwa anajaribu kuiga ama jinsi ambavyo samaki huwa inajaribu kusonga na kutoka masehemu moja au nyingine na hiyo ni kitu cha maana, ni kitu ambacho pia ilikuwa ni muhimu sana na ni kitu ambacho pia mtu wa kawaida kiona atafurahishwa, ataona tu kwamba labda vitu anajaribu kuyafikia ama malengo yake pia anaeza kuyafikia pia katika maisha yake. Sasa mimi kivyangu naeza sema mtu ambaye anaezaiga hizo matendo ama hizo mbinu za kukimbia, hiyo huwa ni jambo nzuri na mbinu pia za kuogelea hiyo huwa ni jambo nzuri na hiyo ina maanisha kwamba mtu kama huyu anaezatia bidii katika maisha yake ya kila siku na ataeza kuelewa ni kitu kipi na kipi ambacho kitachangia pakubwa kwake yeye pia haeze kupata nafasi nzuri na haeze tukuelewa ni jambo gani na gani ambayo pia itamsaidia ama inaezafanya ahisi vyema sana katika maisha yake. Sasa mimi pia kivyangu, pia naeza eleza kwamba, wakati wa kwanza kabisa ambapo mimi nilieza kufuatilia hii mchezo ya olimpiki, nilieza tu kutazama na kuelewa kwamba kitu yote, kitu yote ambayo tunafanya, tunafaa tuweze kuiga, tunafaa tuweze kuiga haya yote, na tunafaa tuweze kuelewa tu ni jambo gani na gani ambayo labda kutukifuatilia, itatupa uwezo, ama itatupa nafasi nzuri, ama itatupea tu, itatupea uwezo ya kufikiria vizuri na uwezo ya kwa kikisha kwamba tunabaki kwenye mashindano na tunabaki watu wa maana kwenye jamii sababu kukua mtu wa maana ndiyo kitu ambacho ni cha ya kufuraisha. Na wakati ambapo olimpiki hua inafika, hua naona tuku amba sasa hii ni wakati wangu wakufuatilia hizi michezo na ni wakati wangu wa kuhakisha tuku amba michezo yote ambayo nafuatilia ni yale ambayo yananipa furaha na yale yote ambayo yanaeza nifanya nifungue kichwa na nieze kupata wakati mwema wakufurahia maisha sababu hiyo ndio jambo lamaana sana. Na asante sana kwa hayo na ni muhimu pia kufurahia saa zingine kutazama michezo sababu hiyo ndio inachangia pakubwa sisi kukua watu amana. Asante.

Nam, asante sana kwa hiyo sfali. Naezasema kwamba mimi huwa natumia kompyuta kwa njia kwanjia mingi sana. Na maramingi ni napo tumia kompyuta huwa najipata tu kwamba nimeeza kuitumia, kueza kuandika ama kuna kili, jambo fulani ama kutuma anwani. Na naezasema kwamba naezasema kwamba ni muhimu pia kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba ni kuna vitu ainakatha wakatha ambazo tunafaa tufuatilie ama ambazo tunaezafuatilia kuakikisha kwamba maono zetu ni muhimu ao maono zetu ni ya maana na inatu ina na maonuzetu ni mazuri ambayo inatusaidia kwa njia moja au nyingine. Na hii yote huwa ni jambo nzuri, ama ni jambo nzuri zaidi kwetu kwa mafikirio, ama kwa jinsi ambavyo tunaziona, ama tunazifuatilia. Sasa haya yote yanapo tokea, haya yote yanapo tokea, na ukona kompyuta yako ambayo unafaa unakili vitu katha wa katha, Unafaa tu kuelewa kwamba kuna jambo muhimu ama kuna vitu muhimu ambazo pia ukieza kuna kili, utaeza kuhisi vyema na utaeza tu kuona kwamba unafanya jambo la maana na we binafsi, utaeza kufurahishwa na haya yote ambao ya na Labda ya natokea ama haya yote ambazo labda saa zingine yanaeza kuwa ya natakikana kwa kwanjia ya kasi sana na mimi kivyangu pia naezaongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kujua ni kitu kama gani na gani ambayo inaeza msaidia kimaisha na ni vitu kama gani ambazo zitachangia pakubwa kwao kukuwa watu wa maana kwenye maisha na wao kukuwa watu ambao wanaeshimika sana zaidi kwenye maisha yao na wakieza kujua hayo, wataeza kuwa na iyo nafasi nzuri ya kua kisha kwa mba hata wakiwa na tarakilishi Wataeza kufuatilia wataeza kufuatilia taratibu zao za kila siku na wataeza kufuatilia taratibu zao za kutumia kompyuta na wataeza tukukuwa watu ambao labda wakona hiyo nafasi nzuri ya kukamilisha kazi zao na watu ambao wakona nafasi nzuri ya kuakisha kwamba vitu zote ambazo wanajiribu kuzikamilisha ni za maana kama kwamfano mimi nikiwa na tarakilishi yangu ama ile ile kifaa cha kompyuta mimi hua naakikisha tukwamba ni meeza kuelewa ni kazi gani nafaa niende nifanye hapo na ni kazi gani inafaa nifanye Kwa mfano kama ni kama ni kuandika hizo kama hata kama ni kuandika kwenye hio kompyuta na kutumia mtu anwani Mimi hua nafanya hivo na hio hua inanisaidia Lakini hua siingi nayo kwenye mitandao za kijamii sababu hio hua hainisaidi na hua naona kwamba mimi kivyangu hiyo ni kama kuaribu muda na jambu kama hiyo inapo tokea, hua naona kwamba sio mazuri sana na sio kitu ambacho kinaeza nifurahisha kivyangu. Na kwa sasa, naezasema kwamba ninapo tumia kompyuta yangu, hua ni kuandika, hua ni kuandika jambo ambayo ni ya mu muhimu. Sazingine kunakili kitabu, na pia sazingine tu ku kujaribu tu kuakikisha kwamba hii yote imeeza kuangaliwa vizuri. Na ata sa zingine huwa nasahihisha tu, uwa naeza kusahihisha yale yote ambao pia labda na ya natokea kwenye hizi hizi ya natokea ama nasahihisha ama naeza kutazama zile reporti za kikazi sababu huko hiyo ndiyo kifaa ambacho mimi hutumia kwa kila mara kuangalia ama kufuatilia tu kazi zangu za kila siku. Na bila hio, mimi bado huwa nae naezatumia hiyo kifaa cha kompyuta, kueleza umuhimu ya ku kuwa na wakati wako, wa ku kujaribu kujieleza umuhimu ya kufuata taratibu zangu, sababu ni napo ninapo fungua hiyo kompyuta yangu, huwa najaribu kuakikisha tu kwamba nimeeza kuona ni jambo gani na gani nafaa nizikamilishe kwa sasa, na ni kitu kipi ambacho ni kifuatilia, kitaeza kunisaidia, ama kitaeza kunip Pea wakati mzuri na maisha yangu pia. Sababu bi bila kujua haya yote, utajipata kwamba we binafsi huna furaa. Na utajipata kwamba wewe, we binafsi ukona ukona ile nafasi ya kuhisi vibaya kwamba hujakamilisha jambo moja au nyingine. Na hio hua sio kitu nzuri zaidi. Na hayo yote, tunafa tu na nasema tu tunafaa tu tuwe waangalifu vitu tunafanya kwenye kompyuta zetu. Ili tuwe watu wa maana. Hasante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba, mimi binafsi, mimi huwa napenda kandanda sana. Na hii mpira wa mguu, ama mpira wa kandanda, hua inanifurahisha na hua inanipea nafasi nzuri, nafasi njema, ya kupatwa tu na fikra mzuri na pia kukua tu na vitu za maana ambazo huwa najaribu kuyafuatilia na huwa najaribu tu kuona kwamba yamenisaidia Sasa kwa hii mchezo wa miguu ama mpira wa miguu huwa naipenda tu kwa sababu Hii mchezo wa mguu huwa naipenda kwa sababu mimi huwa nafuatilia timu moja mzuri na ni timu ambayo ni timu ya Chelsea Sasa timu ya Chelsea ndiyo timu ambayo mimi huwa nafuatilia kwa sana na huwa inanipa nafasi mzuri ama furaha kwa kila siku Nimeweza kufuatilia hii timu kwa saa hii miaka zaidi ya kumi na tano na hiyo imekuwa ni njia mzuri kwangu sababu sio rahisi mtu aweze kushabikia timu moja kwa wakati huo wote. Lakini jinsi ambavyo nilianza kupenda hii timu, nilikuwa najikaza tu niweze kuelewa jinsi ambavyo wanacheza, niweze kuelewa wachezaji wao wanafanya nini na nini, na niweze tu kujua kwamba vitu gani na gani ambazo labda zitachangia pakubwa, niweze kuwa na nafasi nzuri, kuendelea kukuwa na mshabiki mzuri wa hii timu. Na vile ambavyo nilijua hii timu ni nzuri na ni timu ambayo inatia bidii katika maisha, niliweza kukua shabiki wao wa kwanza na shabiki wao ambaye anaifuatilia kila mahali walipokua wanaenda. Na hiyo yote ilichangia pakubwa katika mimi kuweza kujua kwamba ni jambo gani na gani ama iliweza kunisaidia kuelewa kwamba mpira inahusu nini na nini ama sana sana nini na nini ambayo inafaa itumike ama inafaa ifanyike kwa mpira ili tuweze kuelewa ni jambo gani ama ni vitu kama gani na gani tunaweza fuatilia na kwa sasa, kwa sasa naweza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza tu kuelewa kwamba kushabikia mchezo wa mpira wa miguu sio jambo rahisi sana. Sababu kuna wakati, kuna wakati ambapo timu yako yenyewe itaweza kushindwa na haitakua inafanya vizuri zaidi. Na hiyo inaweza fanya mashabiki wengine waone kwamba hiyo timu yao haichezi vizuri na pia saa zingine inawezafanya mashabiki wa hii timu waone kwamba hawana bahati ama kuna jambo ambayo labda wanakosea na kuna jambo kwamba ambayo ambayo labda haiendi vizuri kwenye timu na wanafaa wabadilishe timu ama wale ambao wakona roho kidogo utawapata kwamba wanaona kwamba ni hakuna haja wasumbuane na timu ambayo Labda bado hawafanyi vizuri na wanafaa wahamie kwa timu nyingine na mara mingi hiyo inapofanyika Utapata kwamba hao mashabiki Hawakuwa wanafuatilia hiyo timu vizuri na hiyo ndiyo maana hiyo kitu inaweza wasukuma waone kwamba watake kufanya hiyo na kivyangu pia naweza sema hiyo sio jambo nzuri na saa zingine inaweza fanya watu watu waone kwamba hao hawana furaha na sio ukweli na pia mimi Kwa hiyo timu kuna mchezaji ambaye Alikuwa anaitwa Didier Drogba Huyo alikuwa ni mchezaji mzuri na alikuwa ananipa furaha sana sababu alikuwa anafunga mabao mengi na hiyo ndio ilikuwa ni jambo nzuri zaidi na hiyo ilikuwa inanipea furaha sababu kila wakati Alipokuwa akicheza Alikuwa anaweza funga na alikuwa anatupa Anatupa tu furaha sana na hiyo ndio jambo nilikuwa napenda Kwa sababu kuna wakati ambapo unashabikia timu na we mwenyewe pia ungetaka tu kukua na nafasi nzuri ya furaha na pia nafasi nzuri ya kuona kwamba timu yako iko shwari na wanapofunga unafurahia zaidi Kwa mfano mimi pia nilikuwa nafurahia zaidi Nilikuwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa haya yote sababu ni kutokana na hizo ndizo tutakua watu wa maana na tutaweza kufurahia pia maisha yetu kwa njia moja au nyingine. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo. Naeza sema kwamba mimi binafsi huwa napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa lakini sio sana. Mimi huwa kama nikona nafasi huwa najipata tu nimeeza kukaa na marafiki ama nimekaa na jamaa wangu na wanawangu hapo tu kando na hatufanyi jambo moja mbaya sana lakini labda tunaenda kupiga gumzo. Na tunaenda tuku kuwa na wakati mzuri na wakati ambapo wakati mzuri ni kama kuenda kula kwenye oteli zuri na kucheza na vitu zingine ambazo labda zinaeza tufanya tufurahie ama tuhizi kwamba maisha ni mazuri na pia kuona tukwamba kurudishia tu mwenyezi mungu shukrani kwa hiyo mwaka mzima ambayo ameeza kunilinda na ameeza kunifanya nieze kuwa na wakati mwema sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa na hiyo ndiyo jambo ambayo inaezafanya tufurahie na tuisi kwamba kila kitu kikoshwari na kila kitu kitaenda shwari Sasa jambo ingine ni kwamba mimi ni napokaa huwa naakikisha kwamba nimeeza tukuona kwamba siku yangu ya kuzaliwa nimeeza kusherehekea kwa njia moja na familia sana sana na sababu hiyo huwa ndiyo siku yangu ya kukaa na familia sana na nieze tukuwaelewa pia Ninapo kaa na familia yangu huwa naakikisha kwamba tumeeza kupiga gumzo na kuakikisha kwamba kila mtu ameeza kuona umuhimu ya kukuwa kama familia Kujishirikisha na familia ama kuona tukwamba vitu zote ambazo tunafanya ni za maana ama ni vitu ambazo zinachangia pakubwa katika sisi kukuwa na mawasiliano mazuri na mazoefu mazuri ambazo pia zitatupa uwezo ama zitatupa nafasi nzuri sana za kimaisha. Na pia naeza ongeza na kusema, mimi kivyangu naeza kumbuka ile sherehe ya siku ya kuzaliwa nilio ipenda zaidi ilikuwa ni kama miaka mbili iliopita. Na hiyo ndiyo ilikuwa sherehe yangu ya kwanza ambayo nilifanya na familia yangu sababu hiyo ndiyo wakati ambapo nilikuwa na jaribu kufanya mambo mazuri na maisha yangu na kujikaza tu na nilieza kupata familia. Sasa hiyo ndio wakati ambapo familia yangu tulikaa pamoja, tukasherehekea pamoja, tukakula pamoja na hiyo ilikuwa ni jambo moja ya maana zaidi. Na kivyangu pia ilichangia pakubwa katika mimi kuendelea kushukuru vile watu ilikuwa ni wakati mzuri zaidi kwangu kuweza kujua ni jinsi ipi na ipi ambazo tunaezafanya. Hili kuakikisha kwamba wale watu ambao wanatueshimu wakona furaha na watu ambao wanatuheshimu wako tu na wakati mzuri ya kimaisha pia sababu bila wao hatuta kuwa na hile furaha ama uwezo ya kukuwa na tu wakati mwema na haya yote ya lipo fanyika nilikuwa na nilieza kushukuru tu mwenyezi mungu na nilieza kuelewa kwamba vitu zote ambazo tunafanya ni za maana na vitu zote ambazo tunafanya na tunaeka vitu zote ambazo tunafanya na tunafanya na familia ni ya maana na ni yale ambayo yamebarikiwa na hiyo siku nilieza kula ile chakula ambacho ni chakula ambacho imeundwa vizuri na kwamba ilikuwa nimepikiwa samaki na kuku pia na pia tuliletewa zile viazi. Kuna vile viazi iliundwa vyema na ziliundwa kwa njia ambayo. Hata mimi binafsi nilieza kushangaa kwamba. Kwamba ni mzuri na zilikuwa zinapendeza sana. Sasa baada ya hiyo ndiyo nilieza kuletewa juisi na nikaletewa keki nzuri sana na keki ambayo ilikuja tulieza kukula vizuri sana kama familia na kwamba nilieza tu kuhisi vizuri sana na haya yote. Na baada ya siku nilieza kugundua kwamba unapokaa na familia unafaa uakikishe kwamba we binafsi unafurahia na webinafsi unaendelea vyema na maisha yako sababu bila haya yote utakuwa unashinda na makasiriko na hutakuwa unahisi vizuri katika maisha yako na hiyo sio jambo nzuri zaidi na tunafaa tukuwe waangalivu na kuakikisha kwamba tunajikaza kimaisha.

Naam ni ukweli Mimi mwenyewe napenda kuogelea sana sana wakati ambapo kuna jua ama wakati wa jua na joto mimi hua napenda kuogelea na hiyo ndio jambo ambayo hua inanisaidia kusukuma muda wangu wa kila siku na kuhakikisha tu kwamba labda niko na muda mzuri wa kupumzika ama muda mzuri wa kufikiria na hiyo ndiyo jambo ambayo pia mara mingi huwa inanipea uwezo ya kukua tu na wakati mwema na wakati ambapo labda nasema wakati mwema na wakati ambapo labda anaezajisaidia kukua na na furaha pia kwa mafikra na kimawazo yangu. Na saa zingine, saa zingine ninapokaa, ninapokaa chini na kuna joto na sijaeza kwenda kuogelea, hata mimi mwili yangu hua inahisi vibaya sana. Na hii yote hua inaletwa na ile kutamani kueza kutoa joto mwilini. Na vile ambavyo unaelewa ni kwamba unapokuwa na joto mwingi mwilini hutakuwa na ile amani ama ile uwezo ya kukua tu na wakati mzuri sababu hii yote siyo jambo rahihi sana kwa mwili zetu Sasa unapokaa unafaa pia uhakikishe kwamba hata unapokaa ama unapofanya mambo zako Unafaa ufanye mambo zako kwa njia ambayo inakupa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba maisha yako inaendelea vyema na kwamba vitu zote ambazo unazifanya yanaendelea vizuri sana na hiyo ndio jambo lamana Sasa hii yote kuna wakati ambapo pia inaeza changiwa Inaezaletua na ile hali ya watu kuto Kutojielewa na watu kutojua ni jambo gani na gani ambayo wanafaa wafanye Mimi nilijifunza kuogelea kibahati mbaya na pia nilipojifunza kuogelea nilikuwa kidogo nazama ama kidogo nimeanguka kwa maji kwa mto na hiyo ilinipa nafasi ngumu sana. Sasa kutoka hiyo siku vile nilianguka kwa mto, nilikuwa najaribu kujiokoa na nisieze kuzama ndani. Na hiyo ndiyo wakati ambapo niligundua kwamba ni muhimu kujua kuogelea sababu bila kujua hiyo utakuwa na wakati mgumu tu na hutaeza kujisaidia wakati ambapo unatakikana na pia wakati ambapo labda unahitaji usaidizi. Watu wanaeza kosa kukua hapo na hiyo inaeza changia pakubwa katika wewe kukua na nafasi ngumu kimaisha na nafasi ngumu ya kukua tu na furaha ama wakati mzuri tu na maisha yako. Sasa pia ni muhimu, watu waelewe kwamba unapoogelea, unafaa ujue kwamba kuna jambo fulani, ambayo unafaa ufanye, kuhakikisha kwamba tu uko na nafasi nzuri na uko na uwezo ya kukua na undugu na kila mtu tu ambaye labda ako na wewe. Sasa hata mimi kwa sasa hua nahakikisha kwamba nimeeza kufunza watoto wangu kuogelea mara moja au nyingine na hiyo ndo jambo ambayo hua na jaribu kufuatilia kwa kila saa na hiyo ni jambo ambayo hua inanipa furaha tu kwa kila siku. Sababu unapojua kuogelea ina maana kwamba hata wewe binafsi utaeza kuona umuhimu ya kila kitu na utaeza kujifurahisha pia wakati ambapo unaogelea. Na kivyangu pia ninaelewa kwamba mchezo wa kuogelea ama kuogelea ndiyo njia moja ya kipekee ambayo unaezafanya kutatua shida zote mbili na shida ya kwanza ni kufanya mazoezi na ingine pia unapoogelea utakua unaoga na utakua unapata nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba mwili yako tu ni safi na unashikwa na furaha kwa njia moja au nyingine sababu hiyo ndiyo jambo la maana na ni jambo ambayo inatupa uwezo ya kukua tu na wakati nzuri na kufurahia tu maisha sababu bila hiyo kuogelea hata wewe binafsi utakuwa unahisi kwamba mwili yako ni nzito na mwiliyako pia ni chafu Sasa ndio maana mimi hua najikaza, angalau nikipata muda wa kutosha, nieze kwenda kuogelea na nieze tu kukua na wakati mwema katika maisha yangu na hiyo wakati pia mimi huwa najikaza nieze kujirudishia asante, nieze kurudisha shukrani za kila siku na nieze kuelewa ni jambo gani na gani ambazo ni za maana katika maisha yangu na ni vitu zipi zitanisaidia katika maisha ya kila siku Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba, mimi huwa nahakikisha kwamba nimeeza kutumia muda wangu wa bure vizuri, ama nimeeza kutumia muda wangu wa bure kwa njia moja au nyingine ambayo inaeza changia, ama itanichangia nieze kuwa mtu wa maana kwenye jamii na mtu wa maana kwenye jamii na mtu maana kwenye kwenye ile mazingira ambayo naishi. Na sasa, kila siku ninapo, ama kila wakati ninapopata ile uwezo, ama mafanikio ya kukua na muda wa mapumziko, huwa nashukuru, huwa nashukuru sana, sababu hiyo huwa inanipa uwezo, ya kukuwa tu na nafasi nzuri ya mafikira, na nafasi nzuri ya kukuwa na ya kuangalia ni jambo ipi na ipi ambayo nafaa nikamilishe, na ni jambo gani ambayo labda nafaa niwaze kuhusu. Sasa ninapopata wakati wa mapumziko, huwa naona kwamba ni mzuri, nieze kutumia na watoto wangu, nipige nao gumzo, nieze kuwaelewa, nieze kukaa na familia, na bibi, na tuweze kuona tu kwamba maisha yetu inafaa iendelee kivipi. Sababu bila hayo, hatutakuwa na wakati mzuri, hatutakuwa na furaha, na tutakuwa tu na wakati mgumu ya kimaisha, na hiyo sio jambo nzuri sana. Na sasa mimi kivyangu, naeza sema kwamba pahali ambapo mtu anapata muda ya bure, anafaa ahakikishe kwamba amefanya mambo ama amejifanyia mambo mazuri ama amejaribu kukua katika maelekezo ama ajikaze tu atie bidii kwa mambo ambazo ni muhimu kwake sababu ni kutokana na hizi mambo ndizo ataeza kufurahia na ataeza kuona umuhimu ya kila kitu katika maisha na hiyo ndiyo kitu ambacho kitachangia pakubwa sisi kukuwa na furaha na kukuwa na wakati mwema wa maisha sababu hiyo ndiyo kitu ambacho ni ya maana sana na jambo ingine ni kwamba Ninapokuwa na hii muda na labda familia wako mbali Mimi huwa najipata kwamba nimeenda kukutana na marafiki nimeenda nikawasalimia na saa zingine tumekutana tu mahali ambapo Inatupa uwezo ya kupiga gumzo kufurahia maisha na kuona tu jinsi ambavyo labda tunaeza jisaidia katika maisha yetu ya kila siku sababu bila hio kusaidiana tutapata kwamba hatuna furaha tutapata kwamba tuko na wakati mgumu ya kuelewana na hiyo ni jambo moja mgumu sana sasa pia ninapopata hii nafasi ya bure huwa ni kama huwa ni kama bahati kwa maisha sababu sio kila mtu huwa anapata kwa urahisi na hii tunapopata hii huwa ina maana kwamba tunaeza pata nafasi nzuri ya kujiongelesha tu na kuweza kuangalia nyuma na kushukuru pahali ambapo tumetoka na pahali ambapo labda tunafaa tuende na tuhakikishe tu kwamba tumeelewa kwamba maisha yetu itakua kivipi ama ni kitu gani na gani ambacho kitakuwa ni cha maana katika maisha yetu na ni jambo ipi ambayo itatusaidia. Kwa njia moja au nyingine. Sasa haya yote mimi huwa naeza kutumia. Na saa zingine ninapopata muda wa mapumziko hua naenda tu pale chini ya mti nakaa. Nahakikisha kwamba nimeeza kufurahia manthari yangu na mazingira yangu. Na hii hua inanipa uwezo ya kupumzika tu na kukuwa na mafikira mazuri. Na kukuwa tu na ile uwezo ya kuhakikisha kwamba nafanya mambo mazuri pia na maisha yangu na huwa nahakikisha tu kwamba nimeeza kuelewa ni kitu gani na gani ambayo inaeza tupa uwezo ya kukuwa na wakati mzuri na wakati ambapo pia labda inaeza tumia kuhakikisha kwamba boma yangu imesafishwa, imeangaliwa vyema na imeanza kukua na ile uzuri ama manukato pia mazuri na kama kuna takataka taka zozote Yaeze kukuwa ni yaeze kuekwa pahali pazuri na yaeze kuekwa kwa njia nzuri sana Sasa hizo ndiyo mbinu ambazo pia saa zingine mimi huwa natumia kuhakikisha tu kwamba nimetumia muda wangu wa bure vizuri na kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye labda ananitegemia ako na nafasi nzuri na ako na furaha kila wakati. Asante sana kwa haya.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema, mimi kivyangu na amini kwamba mimi ni mtu wa kuamka mapema. Na nasema hivi kwa sababu, mimi huwa nahakikisha kwamba nimeamka mapema asubuhi, na mimi huwa nahakikisha tu kwamba nimeweza ku Mimi huwa nahakikisha tu kwamba nimeweza kuamka mapema asubuhi, na nimeweza kuelewa ni vitu gani na gani ambazo nafaa nikamilishe, kuhakikisha tu kwamba nikona furaha, ama kuhakikisha kwamba naenda naenda nafuatilia yale maono zangu za kila siku ama naenda naenda kufanya mambo za maana katika maisha Sasa kivyangu, ninapokaa na kuamka, ninapolala na kuamka asubuhi Mimi hua najikaza niamke hapo saa kumi na mbili. Na ninapoamka hua najaribu kujikaza nifanye jambo moja au nyingine lakini kitu cha kwanza kabisaa kufanya huwa naswali, huwa naomba, narudishia Mungu shukrani. Na pia mimi huwa naweza tu kuelewa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kujua kwamba Unapoweza kukaa ama unapoweza kuamka vyema na kukaa na kukua tu na hio wakati nzuri, utakuwa na uwezo ya kukua na, utakua na uwezo ya kuhakikisha kwamba wewe binafsi maisha yako inendelea shwari na wewe binafsi unelewa jambo moja au nyingine kwa haya yote ambayo yanatokea ama haya yote ambayo unafaa ufanye na pili, baada ya kusali Mungu ama kurudishia Mungu asanti na shukurani, mimi hua nahakikisha tu kwamba nimeweza kuangalia ile ratiba yangu ya siku na nimechunguza ni kazi gani na gani ambazo zinakuja kwa haraka Ama ni kazi gani na gani ambazo zitanisaidia Ama niza muhimu sana yenye ninafaa nikamilishe ili niweze kukua na furaha na niweze kuona ni jambo kipi muhimu sana Sasa tena naweza ongeza kwamba ninapokaa na ninapofanya hii yote, Ninapofanya hii yote inafaa ikuwe ni kwamba naelewa inafaa nielewe kwamba ni muhimu kwangu kukua tu nanafasi nzuri, kukua na uwezo, uwezo nzuri na kukua na ile ile mafikira ya mazuri kwamba hata vitu zote ambazo tunafanya iende salama na iende shwari ndio maana kwangu ni muhimu kivyangu kuelewa kwamba ni vizuri kivyangu kuelewa kwamba hata zile vitu zote ambazo tunazifanya Zikuwe ni mazuri na ikuwe ni ile ambayo itachangia katika mimi kuwa na wakati rahisi ya kimaisha ama hata kifikra na haya yanapotendeka mimi hua naona kwamba kila mtu anafaa aelewe ni kitu kipi ama kitu gani ambayo labda tukifanya inaweza tupea uwezo ya kukua na siku mzuri na uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu ineendelea shwari na maisha yetu imeweza kufurahishwa na imeweza kutusaidia pia kukua tu na ile ile njia nzuri ama njia ambayo itachangia pakubwa tufurahie na tuhisi kwamba kila kitu ambacho tunazifuatilia ni ya maana Sasa pia kivyangu naweza sema kwamba ni muhimu kwa watu kujua ni vitu kama zipi na zipi ambazo zitachangia pakubwa sisi kuwa na wakati mwema na sisi kuwa tu na fikra mazuri na sisi kuweza kuelewa kwamba ni jambo gani na gani ambayo tukifanya tunashikwa na furaha na tunaona tu kwaamba tunafurahia ama tunaona kwamba ni vitu zipi muhimu sana. Na haya yanapotokea kwa kila siku utapata kwamba watu wanaweza elewa kwamba haya yote ni muhimu na watu watashukuru kwamba vitu zote ambazo labda tunajihusisha nazo ni za maana na vitu zote ambazo labda tunafuatilia pia ni za maana. Na hizi zote ni jambo muhimu na hizi zote zitachangia pakubwa katika sisi kukua na wakati mzuri tu na maisha na kufurahishwa na dunia. Asante sana kwa hii ya leo nashukuru.

Naam asante sana kwa hiyo swali Naezasema mimi wakati ambapo umeme hui nakatika Huanapata tu kuamba nimeeza kuangalia ama nimeeza kujilinganisha na labda kwa vitu ambavyo naezataka kufanya ama kamilisha na hiyo hua inanipa uwezo ya kuhakikisha tu kuamba Labda saa zingine nimetoka nimeenda kukimbia huko nje na nimeenda kufanya mazoezi Sasa umeme inapo katika huwa najiambia kwamba ni muhimu kwamba ni muhimu nieze kuelewa ni vitu kama gani gani ambazo unafani fanyi na kama ni jambo la maana la kikazi itabidi nimeza kukifanya kuenda kukamilisha pahali mahali pengine na nieze kuenda kuhakikisha tu kwamba vitu ambazo labda naenda kufanya huko ama kumalizia huko imekua ni nzuri na nimeeza kuzi, nimeeza kuwa tu na wakati rahisi ya maisha angu Sasa ninapofanya hivo, iyo hua inanipa uwezo ya kufurahia tu na kuhakikisha kwamba yale, kuhakikisha kwamba nimekamalisha kazi ambayo ilikuwa inatakikana na kuhakikisha kwamba, hata kama nikona kazi ingine nieze kupata ile nafasi nzuri ya kuenda kuzimalizia na kuenda kuzikamilisha pia na ni hayo tu ambayo naezasema na naezasema kwa sababu watu wengi huwa wanapata ile mshituko sana kama stima wakati ambapo stima inapotea sababu hao hua wamezoea sana na hua wanapata nafasi ngumu na nafasi ambayo labda inaeza wafanya wakose kuelewa ama wakose kuelewa ni jambo kama gani na gani ambazo labda zinaeza wasaidia ama zinaeza fanya maisha yao angalau ikuwe rahisi kidogo ama maisha yao ikuwe ni ile ambayo haina wasiwasi hata stima ikiwa ama stima isipokua Sasa mambo kama haya napotokea, hua naona kwamba mimi kivyangu ni napo pata hua na jishukuru kwamba angalau hiyo ndio wakati ambayo pia nafaa ni fanye mambo zangu, nafaa ni ende ni cheze hata kandanda kidogo na nafaa ni shukuru tu jinsi ambavyo niko ama jinsi ambavyo naendelea kimaisha na hiyo ndio jambo ambayo hua iko shwari. Na wakati naelewa hilo pia hiyo huwa inanipa nafasi nzuri ya kujiuliza tu maswali kadha wa kadha ama kujiuliza ni kitu kama ipi na ipi ni za maana ama nizamaana kwa maisha yetu ama ni vitu kama gani ambazo zitachangia pakubwa kwetu kuelewa ni kwetu kuelewa kwamba ni jambo kama gani ambazo labda zitatupea uwezo ya ukua watuamana kwenye jamii na watu wa maana katika kuhakikisha kwamba familia yetu ikoshwari. Na haya yanapotokea mimi pia huwa na jipea uwezo ya kusoma tu na kujieleza mambo kadha wakadha na mambo ambazo huwa ni mazuri na yale ambazo zinachangia katika mimi kuwa na nafasi nzuri tu ya maisha mazuri na maisha ya mafikra mazuri na ile hali ambayo pia inatupa furaha tele na mawazo tu mawazo tele sababu hizo ndio vitu ambazo pia zinachangia katika sisi kuwa na kukua vyema na kukua na mafikra ambazo labda hakuna watu wengi ambazo wanafikia ama wanafikiria kwa njia moja ama nyingine na kivyangu tunaezasema tu hii yote imekua ni jambu nzuri kwangu Sazingine ikipotea, saa zingine stima ikipotea sababu hiyo ndiyo kitu ambayo inaniskuma Inanifanya na kuwa mtu mzuri ninaendelea kutia bidii kwenye maisha na naendelea tu kujikaza katika maisha kila siku Asante sana kwa hii ya leo.

Naam, asante sana na vile ambavyo mimi huwa nashughulikia muda wa mwisho ni kwamba Mimi huwa najikaza tu nitie bidii na niweze kuangalia ni mambo gani na gani ambazo pia labda ambazo pia naweza jikaza nikamilishe ama newezajikaza nihakikishe kwamba yameenda shwari na yamekuwa mazuri sana katika maisha yetu Sasa muda wa mwisho mimi huwa najikaza tu nieze kuwa mtu mzuri, niweze kujibu watu vizuri na nieze kuhakikisha kwamba maisha yangu yaendelee vizuri na niweze tu kuwa na nafasi nzuri sana katika maisha yangu pia sababu ni haya, ni haya ndivyo yatachangia pakubwa katika mimi kukuwa na furaha ama yatachangia pakubwa katika mimi kuwa na ile tu uwezo ya kuhakikisha kwamba nikona furaha na wakati rahisi sana kwa maisha yangu. Sababu unapokaa pia unafaa uweze kuelewa kwamba hata vitu zote ambazo unajaribu kuzifanya ni za maana na ni vitu ambazo pia zinafaa zitupee uwezo ya kwa kuhakikisha kwamba Hata wakati wa mwisho wako ukifika, utakuwa na, utakuwa, utaeza kwenda kwa njia moja nzuri na watu wataeza kukuthamani na kukushukuru kwa kuweza kuishi maisha mazuri na kuweza kuwa mtu wa maana katika jamii sababu ni hayo tu ndio vitu za maana na ni hayo tu ndio vitu ambazo zineza tusukuma tukuwe watu wa maana na zinaeza tufanya tushukuru tu maisha yetu na kushukuru tu yale yote. Ambazo labda tunajaribu kujifunza na maisha. Sasa kama sio hivo, utapata kwamba hata wewe binafsi, unapokosa kupata haya, utaanza kupata nafasi ngumu ya kuishi na wale majirani wako. Na utaanza kupatwa na nafasi ngumu zaidi ya kuweza kuelewana tu na wale watu ambao labda wako kando yako, ama watu wako karibu na wewe na hiyo hua siyo jambo zuri sana. Na ndiyo uweze kuelewa kwamba hizo ni muhimu unafaa kuwa na ile uwezo ya kutofautisha kati ya vitu za maana zako na vitu ambazo labda zitachangia pakubwa katika wewe kuwa mtu mzuri ama mtu ambaye anafanya mambo zake kwa njia moja au nyingine. Sababu ni hii yote ndizo zitatupa nafasi nzuri nafasi rahisi ya kukuwa na mafikra mazuri na zile mafikra ambazo zitatuchangia kukuwa watu wa maana kwenye jamii na kukuwa watu ambao wanaheshimika katika jamii. Na hiyo yote ndiyo vitu nzuri na vitu ambavyo naeza sema kivyangu ni kitu ambacho kitatupa uwezo wa kuhakikisha kwamba maisha yetu inenda shwari na maisha yetu labda ikona uwezo ya kupatwa tu na wakati mzuri. Na vile mimi huwa nasema ni kwamba, hakuna haja ya kuishi maisha ambayo huna furaha. Na haya yote, unapoishi maisha kama haya na huna furaha, utajipata kwamba wewe binafsi huhisi vizuri, ama hupati tu ile amani ya kila siku, ama uwezo uwezekano wa maisha yako kuweza kuendelea vyema, sababu hiyo sio njia ama hiyo sio uwezo na hiyo siyo njia timamu ya kukuhakikishia kwamba wewe unafurahia maisha ama wewe unaona kwamba maisha yako ni mazuri ama maisha yako yanaenda vibaya. Sasa tunafaa tu tuwe makini kwa vitu zote ambazo tunazifanya kwa kila siku na tunafaa tuhakikishe tu kwamba yale yote ambayo tunajaribu kujielezea ama kujiambia yawe vitu za maana na ziwe vitu ambazo labda tu tunaeza jisaidia kwa njia moja au nyingine na ni hayo ndizo huwa zinanipa uwezo wa kuwa na mafikira mazuri na uwezo ya kuendelea vyema katika maisha yangu pia na mimi naeza pendelea tu kukuwa mtu ambaye anaelewa Ama mtu ambaye anajaribu kujisaidia na maisha na awe tu mtu mzuri kwa wale majirani wake asante sana.

Naam asante sana kwa hiyo swali Naeza sema kwamba ni ukweli kwamba mimi nimewai jaribu kujifunza yoga na hiyo ilikuwa ni jambo nzuri sana kujaribu sababu Nilipojifunza yoga nilikuwa nafurahia kwa vile ambavyo ule ambaye ananifunza anasonga na nilikuwa natamani pia kueza kuyajua Sasa nilieza kujiambia kwamba nieze kujiandikisha angalau kwa mwezi moja na ilikuwa ni wakati ambapo nilikuwa na wakati mgumu sana kwa maisha yangu. Sasa vile ambavyo nilikuwa najifunza kucheza hiyo yoga. Nilikuwa napata angalao nimeeza kufurahia na nimeeza kuhisi kwamba naendelea vyema na maisha. Na angalau pia nilikuwa naona tu kwamba mambo zangu angalau zinaenda shwari na kwamba najifunza mambo kadha wa kadha na hiyo ndio ilikuwa kitu ya maana. Sasa pia kivyangu pia nilipokuwa najikaza kufunzwa yoga nilikuwa naona kwamba na naelekea vyema na kwamba maisha yangu inafaa angalau ikuwe rahisi kidogo. Na hiyo ndio ilikuwa inanipea motisha sana kuweza kuendelea kucheza ama kudensi kwenye hizo darasa zangu za yoga na hiyo ilikuwa inanipa furaha tele. Na pia naeza sema kwamba ni muhimu kwa watu kuweza kuelewa kwamba unapocheza yoga utakuwa na wakati rahisi na utaeza tu kupatwa na ile nafasi nzuri ya kuakikisha kwamba hata vitu zote unafanya inaenenda shuari. Na pia hiyo kucheza yoga ama kuenda kudensi kwenye yoga ina maana kwamba hata wewe utakua unafanya aina ya mazoezi na jinsi ambavyo labda tunajua ni kwamba mazoezi ni muhimu sana na kufanya mazoezi ni kitu ambacho kitatuchangia pakubwa ama kitachangia kwa njia kubwa zaidi kuakikisha kwamba tumepata hali nzuri ya mwili na kwamba tumeeza kupigana na magonjwa ambazo labda sa zingine zinaeza tusumbua kwa kimawazo ama kimwili na pale ambapo mtu anafanya yoga atakuwa na uhakika kwamba yeye binafsi ataendelea vyema na yeye binafsi atapatwa na ile tu uwezo ya kuakikisha kwamba hata zile vitu anajaribu kukamilisha anaeza kuzifanya na ataeza kupata nafuu na kuweza hata kufurahia kwamba ako na afya njema na kukuwa na afya njema, iyo huwa si kitu raisi kupata na ni muhimu tu kwa kila mtu kuweza kuelewa na kushukuru kwamba afya njema haiezi kuja tu hivi hivi afya njema itaitaji mtu atie bidii na itaitaji mtu aeze kuwa na mafikra mazuri sababu ni kutokana na afya njema Ndivyo tutaeza kupata nafasi nzuri na ndivyo tutaeza kupata tu furaha ya kuendelea kuishi maisha yetu ya kila siku na kuakikisha tu kwamba vitu zetu zote ziko shwari na kila kitu kiko salama Sasa pia naeza endelea kuongeza kwamba yoga ni jambo muhimu sana na ni jambo ambayo inaeza tupa uwezo tu ya kuakikisha kwamba tuna furaha na tuko na wakati mwema na tuko tu na uwezo ya kukamilisha mambo zetu za kila siku na tutaeza tu pia kukuwa na mafikra mazuri sababu unapofanya haya yote utajipata kwamba hata ile mawazo mingi ya kila siku umeweza kuyatatua, umeweza kuyalinda na umeweza kujitetea kwa njia moja au nyingine. Sasa mimi pia kivyangu naeza ongeza na kusema kwamba mimi nilishukuru wakati wangu wa kufanya hiyo yoga sababu ilinipa uwezo ya kuakikisha kwamba nina furaha na nimeweza kujiendelesha pia kimaisha na hiyo ilikuwa ni jambo moja muhimu sana katika maisha yangu. Kuweza kujifunza kitu kipya, sio rahisi na jinsi ambavyo nilijikaza nikakamilisha nilieza kufurahia na hiyo ndiyo njia mojawepo ya ambazo mimi hua natumia kuakikisha tu kamba nimefurahia maisha yangu na nimeweza kuelewa ni jambo kipi na kile jambo gani na gani ambazo pia zinaeza nichangia kuweza kuhisi vyema na kuweza kushukuru tu maisha mazuri. Asante sana kwa haya ya leo.